Naam kusema kweli, vyumba ni vingi sana katika nyumba yangu. Kwani nina nyumba yenye vyumba takribani vyumba sita. Na hivi vyumba ni vyumba kila chumba kina uspeciali waki. Hivyo, nikisema kwamba kuna vyumba na hivi vyumba kwaani mimi mwenyewe nimechangia kuvitengeneza. Vina umuhimu sana katika maisha yangu. Lakini, kuna vyumba maalum ambavyo kwa kweli huwa naspeciali kuliko vingine. Kwa mfano, unangalia nyumba yangu, nyumba yenye vyumba vya kulala vitatu, inachumba kimoja cha sebule, na pia ina jiko, pia ina mahali pa kuweza kutazamia kitu kama vile mpira, kadanda, soka, hivyo, nyumba yangu, ni nyumba ambaye kweli inavyumba vingi sana. Na hivyo viumba, kuna kile chumba huwa na speciali wake ikilinganishwa na chumba kingine. Hivyo, iwapo nitalazimika kusema chumba ambacho nakipenda kweli, nigeenda na sebule. Unajua sebule, hapo ndipo na poketi naeza kuchipunguzia mawazo yaliyo ya lpita mizizi kwenye akili yangu. Unajua sebule, kuna mambo mengi sana ambayo uweza kusaidia kupunguza hisia ama msongo wa mawazo ambao ulikuwa ukikusumbua aidha baada ya kazi aidha baada ya shughuli fulani ama ila nyingine. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba sebule nimeiweka ikiwa imejipanga vyema. Sebule inaashiria inaashiria mlengo maalumu katika maisha yangu. Inanafasi maalumu sana katika nyumba yangu. Hivyo kwani napotoka tu kazi ni hivi. Mahali pa kwanza pa kuingia ni sebuleni. Hapo ninaingia, ninaiwasha runinga kwanza. Unajua kwamba, unapoiwasha runinga unatumia runinga kwamba kuweza kujua nini ambacho kinaendelea humu nchini ninini ambacho, aidha kimewezwa kuzungumzwa ama taarifa ambayo imewezwa kutolewa na serikali hiyo ni manufaa ambayo mimi utopata kutoka kwenye sebulen. Pia, kwenye sebule ni mahali ambapo huwa tulivu. Ni mahali ambapo unaeza kujipumzisha. Unaeza kueza kujua malengo yako ya siku yenye ambayo inafuata. Hapo, sebule kwa kweli ni chumba ambacho mimi ukipenda sana. Na sio tu sebule, kwa kweli nilifosema kila chumba kwenye nyumba yangu kina umuhimu, kina uspecieli wake tofauti na vyumba vingine. Kwanza, ukiangalia pia jikoni jikoni ni mahali ambapo mi huenda na kuandaa mlo wangu huenda na kuweza kupata angalau, kuweza kupata lishe bora inayonipa nguvu ya kuweza kuendelea na shughuli zangu, aidha za hiyo siku ama za siku ambayo itakayofuata. Hivyo, kila chumba kina umuhimu wake na kila chumba kinafaa kupongezwa kulingana ya umuhimu ambao kinauleta. Kwani ukiangalia kwa mfano pia, pale kwenye, chumba chakulala. Iki ni chumba ambacho kwa kweli, unapoingia, unajihisi kwamba, uko mtulivu. Apo ni chumba ambacho hakuna mtu atakaye weza kukusumbua. Ni chumba ambacho unakichukulia kwa uspecieli wake. Unakichukulia kuweza kujua na kutathmini ni nini ambacho ulikikosea. Na kutazimini ni nini ambacho aidha uliweza kutimiza kwa hiyo siku. Na ukaeza kujua kwamba ni mwanya unaotosha aje ambao umebakia, amba umesalia, ambao unafaa kutimiza. Hivyo ni vyema sana kutia kukua na kichumba maalum ambacho nakipenda sahii. Sikatai vyumba vyote unafaa kuwa na vipenda. Lakini vikilinganishwa vyote kuna chumba maalum ambacho unapoingia, unapofanya shughuli zako. Unajihisi kwamba ni kama mtu ambaye ako salama, ako sawa. Iwapo ulikuwa na msongo wa mawazo umeeza kunyonyoka na ukakwenda. Hivyo ndivyo maana mi napenda sana chumba cha nyumbani. Ni chumba ambacho cha sebule, kile ambacho pia baada ya kuandaa mlo, hapo ndipo napoenda na keti chini naweza kuundadia huo mlo. Naeza kuupa mlo wakati mwema sana, kwani najua kwamba, hiki chumba iwapo sitaeza kuchukua muda wangu wakutosha aidha ni naeza kuwa na msongo wa mawazo, aidha taarifa ambayo ni muimu, itaeza kunipita. Hivyo ni vyema sana kuhaikisha kwamba, hiki chumba na kitumia kwa jinsi ambayo kinaleta manufaa kwangu. Na siyo kwangu tu mbali pia kwa mawazo yangu, kwa akili yangu na kwa jinsi ambavyo ninavyoweza kutekeleza mambo hapa na pale.

Kwa kweli, hadi wakati ambapo ninapokaa usiku inalingana na jinsi ambavyo hiyo usiku aidha nilikuwa na malengo yanafanana vipi. Ama malengo yangu iwapo sijayatimiza itanibidi niongeze muda wa kukaa bila kulala. Unajua kwamba, pia wamuda ambapo unakaa usiku inalingana na aina ya kazi ambayo nafanya. Pale kwa mfano, pale ambapo napofanya kazi kama mulinda lango aidha kwenye kampuni fulani ama kwenye seka ni kitu fulani cha serikali hapo kwa kweli, hiyo ni wazi kwamba, hiyo ndiyo jukumu langu kukaa macho usiku mzima. Hivyo ni vyema kujua kwamba, mara ngapi ambaye saa ngapi ambazo nakaa macho usiku. Inalingana sana na aina ya kazi unofanya. Hivyo, nina kabla ya kuanzia kujibu hili swali, ninaanzia kupano kwamba kila mtu huwa na wakati wake maalum kulingana na jinsi ambavyo alikuwa amejiweka. Kulingana na jinsi ambavyo alikuwa amejipanga katika maendeleo hiyo siku. Hivyo, kwangu binafsi, ninapoamkia asubuhi, nina uwezo wa kutanbii na kuweza kujua kwamba aidha leo, nina uwezekano wa kulala nikiwa nimechelea, nina uwezekano wa kukaa masaa kubwa sana. Usiku, hivyo, ninapamka, ninaeka malengo. Na jinsi ambavyo nitakavyokaa na saa ngapi nitazokaa usiku. Itaeza kulingana sana na jinsi ambavyo nilivyoeka malengo yangu asubuhi. Iwapo nilikuwa nimeeka malengo kwamba leo, siwezi lala hadi nihakikishe kwamba, nimeweza kutimiza lengo hili ama lile lingine. Kwa mfano, pia kuna sio tu katika malengo kuna wakati ambapo kunaweza tokea hali ngumu aidha kazini ama katika kwako maishani. Hivyo inakuweza kujua kwamba aidha utakaa saa ngapi usiku. Kwa mfano, pale ambapo ulikuwa ukifanya shughuli fulani mchana. Lakini, shughuli hiyo inahitaji kukamilika, lakini hauna muda wako wa kukaa kazini umweza kuisha. Hivi itakubidi, uweze kuongeza muda, muda wa kutosha ili uweze, kuweza kutimiza hiyo kazi. Na hiyo itakubidi, uweze kuingia kwa masaa ya usiku hivyo, jinsi ambayo unavyokaa na saa ngapi ambazo unaweza kuzitumia usiku. Inaweza kulingana sana, inaendana sana na aina na wakati ambapo unapohitajika. Pale ambapo unahitajika kuwa wazi kwa saa nyingi. Pale ambapo unahitajika kufanya shughuli maalumu ama ile nyingine. Hivyo, ni vyema sana kutambua sio tu kuwa na lengo. Bali, pia aina ya kazi ambayo naifanya inachangia pakubwa sana katika jinsi ambavyo, utakavyo weza kukaa usiku. Kwa mfano, kama nilivyoanzia kusema. Mlinda lango hauwezi mlinganisha na bosi. Na pia bosi hauwezi mlinganisha aidha na mfanyikazi mwingine kama vile meneja. Hawa ni watu tofauti sana na kila mtu hukaa saa zile ambazo zinamuhitaji saa zile ambazo anafaa kulingana na aina ya kazi ambayo anafanya. Pia najua kwamba mimi hukaa saa mingi sana usiku pale ambapo nina msongo wa mawazo. Pale ambapo ninafaa kutatua swala fulani. Pale ambapo nafaa kujua kwamba either hivi ndivyo nafaa kufanya na vile ndivyo sifai kufanya. Hivyo, siku ambazo ama saa ambazo nakaa mchana, inalingana sana, inaendana na jinsi ambavyo nilivyo weza kutumia mchana wangu. Inaendana pia na jinsi ambavyo mwili wangu ulivyo, kwa mfano pale ambapo sijihisi vyema. Pale ambapo, aidha ninajihisi kwamba akili yangu ni chovu, ipo hapo itanibidi niingie kulala mapema sana. Hivyo saa ambazo nakaa usiku zitaeza kupungua. Ni kwa hqkika kwamba pale ambapo mtu anajua kwamba ama mwili ambapo haujihisi vyema unakuwa mchovu sana. Unakuwa kwamba inakuwia ugumu kuendelea na shughuli za usiku. Hivyo, unajipata kwamba itakubidi kuweza kuingia kwenye kitanda chako. Na hapo, saa ambazo unakaa usiku zitaeza kupungua. Kwangu binafsi, ninaeza kukandiria ambapo, iwapo leo nitalala usiku, iwapo leo nitaeza kuchukua muda mrefu sana usiku. Na hiyo si tu kukandiria, nina uhakika kwani najua kwamba pale ambapo umeeza kueka malengo yako vyema. Pale ambapo, unatahathmini kwafikia kilele maalum. Ama unaamua kwamba, ninafaa kufikia hapa kabla siku kuisha. Hivyo utaweza kuweka, saa nyingi sana, za kazi, na kuingia hadi usiku.

Kwa kweli, utoto ni kitu ambacho kilikuwa kina kenye kumbukumbu nyingi sana. Pale ambapo napo kumbukumbu ambazo nilitokana nazo utotoni, ninaona kwamba ni nyingi sana. Utoto ulinifunza vitu tofauti tofauti kwani siyo tu kunifunza, bali ule ushirikiano ambao watoto huwa nao. Kwa kweli ni kitu cha maana sana. Mimi hukionea kama kitu cha kutilia mfano sana na kitu cha kupongezwa. Hivyo, kila wakati ambapo ninapokaa chini hivi na kukumbuka jinsi ambapo nilivyoutumia utoto wangu, kwa kweli unanipa kumbukumbu nyingi sana. Na hizo kumbukumbu, aidha kwa wakati mwingi hunifanya sana, nijihisi kucheka. Kwanza, nakumbuka jinsi ambavyo tulivyoipitia aina ya michezo ambazo ulikuwa tukishiriki tukiwa watoto. Ile michezo ya majificho. Kwa kweli, ilikuwa michezo ambayo kila mtu alikuwa anaburudika. Ili ikuwe haina kwamba mtu mmoja ama mtoto mmoja anaenda anahesabu anatafuta, anajaribu kutafuta wengine ambao wamejificha. Na kwa kweli ulikuwa unajipata kwamba umejificha kwa hali ambayo ni vigumu sana kuweza kuonekana. Na hiyo hali ndio ilikuwa inafurahisha. Kwa mfano unajipata kwamba umeweza kujificha chini, chini ya meza aidha pale chini ya kitanda unajua kwamba ukiwa mtoto ulikuwa na uzani mdogo sana. Aidha ulikuwa unajificha pahali ambapo panakaa pagumu mtu yoyote kuweza kukutambua na kwa kweli pale ambapo utakapoenda kuona watoto wakicheza mchezo wa majificho hapo ndipo utakapojua kwamba watoto ni wenye ubunifu watoto ni wenye ambao wana akili ambayo inaweza kupigiwa mfano, hiyo hiyo kumbukumbu ambazo nilitokana nazo nikiwa utotoni ni kumbukumbu pia ambazo zinanisaidia sana. Zinanisaidia kutathmini jinsi ambavyo pia urafiki ulivyo. Wajua pale utotoni inakuwa rahisi sana kujua kwamba rafiki huyu ni wa kweli. Rafiki huyu ni wa, si wakweli. Ka pale utotoni ni si vyema sana. Ni ilikuwa vigumu kupata rafiki si wa kweli. Kwani mnaja pamoja. Mnasherehekea pamoja. Mnacheza pamoja. Na iwapo mnafanya shughuli hii ama ile nyingine. Mnaungana mkono na kwa umoja, na kwa uaminifu. Kwa kweli hapo ndipo ulikuwa unajua kwamba umoja ndio nguvu utengano ni udhaifu. Mimi hukua mwenye kwamba nilikuwa nachangia pakubwa sana katika kila michezo ambayo tulikuwa tukicheza. Hiyo hiyo, mimi niilipenda sana michezo ambayo tulikuwa tukicheza tukiwa watoto. Ni michezo ambayo iliweza kunibunisha akili ikaweza kunisaidia kukua akili vyema sana. Hiyo hiyo, siyo kumbukumbu tu ya michezo. Na jinsi ambavyo tulivyokuwa tukicharazwa. Kuwa pale, aidha mamako au babako. Nakumbuka kwamba, kuna siku ambayo mamangu alieza kunipata nikila sukari. Kwa kweli, kula sukari ilikuwa tabia ambayo ilikuwa imekemewa sana tukiwa watoto. Hivyo, nami nakuwa natumia ujanja wangu, ubunifu wangu hadi natambua pale ambapo sukari imeweza kuhifadhiwa. Pale ninapoiona hivi tu kwa kweli sikuwa, sikuwa napoteza muda wowote pale bali nahakikisha kwamba aidha nimechukua hivi punji moja la mkono. Kuweza kuhakikisha kwamba nimekimbia na kutoka nje ili niweze kuburudika na ule utamu na ladha ile ya sukari. Kwa kweli ilikuwa kitu cha kufurahisha sana ilikuwa kitu ambacho ukijaribu, ilikuwa vigumu sana kuweza kuacha. Hivyo, baada ya kuchukua punji na nitakimbia nje. Nieza kupata kupakufuaso ni mamangu. Na hapa aliweza kunishika. Na pale aliponishika kwa kweli. Niliweza kutiwa viboko, niliweza kulainishwa mwili, niliwezwa kupigwa hadi ni mimi mwenyewe nikaweza kujiona kwamba ni kana kwamba nimeweza kuchukiwa lakini kwa kweli. Ilikuwa jinsi ya kuweza kunifundisha jinsi ambavyo maisha yanavyofaa, ili kuwa kama mwanya kujua kwamba unafaa kuwa na adabu, unafaa kuwa mtoto mwaminifu. Hivyo katika utotoni wangu niliutumia vyema, utoto ambao kwa kweli sikutaka uniletee maafa, sikutaka uniletee madhara mabaya. Hivyo nilikuwa najituma vyema. Hivyo nilikuwa nahakikisha kwamba kila swala ambalo nalifanya, nalifanya kwa uwema, nalifanya vyema ambayo vinahitajika kufanywa. Hivyo sio swala tu la kusema kwamba utoto uliniletea kumbukumbu. Ndiyo uliniletea kumbukumbu nyingi na hasaa zile ambazo nawezazikumbuka najihisi kwamba nahisi kucheka lakini pia ulinifundisha jinsi ya kuishi kwenye ulimwengu, ulinifundisha kuwa na tabia njema na nidhamu na kutiliwa, ya kupongezwa kila wakati.

Kwa kweli, jinsi ambavyo navyo wasiliana na wafanyikazi wenzangu ni kitu cha maana sana. Ni kitu ambacho, unafaa kutilia maanani. Kwa kweli, mimi huhakikisha kwamba kabla ya kusema jambo, hilo jambo nimeweza kulifikiria vyema. Nikajua aidha, litaleta tatizo hili, ama litaleta shida maalum. Hivyo, jinsi ambavyo navyoweza kuwasiliana wafanyikazi wenzangu. Ni kitu ambacho kwa kweli nimekifikiria, nimeweza kukipima kwa uzani na nikajua aidha kikienda kwa mfanyikazi huyu ama yule mwingine, kinaweza kumletea madhara fulani ama yale mengine. Hivyo ninahakikisha kwamba ninaeza kukitilia maanani na kujua kwamba nitakichukulia kwa uzani gani, nitaeza kukichukulia kwa jinsi gani, ili niweze kukuwa na mbunifu, ili kuweza kuhakikisha kwamba sijaeza kujipata katika msongomano na kitu ambacho kinaeza kutupingana na kutupinganisha na wafanyikazi wengine. Kwanza kabisa, kwa mfano pale ambapo napohitajika kuweza kuwawezesha wafanyikazi wenzangu kujua jambo fulani. Kweli nawaita chini nawaambia kwamba samahani, iwapo mi nina wazo maalum, nina wazo kuhusu swala hili ama lile lingine. Ilhali, iwapo hili swala mnaliona kwamba halina umuhimuz mnaweza kulikosoa? Mnaweza kuniambia pale ambapo, aidha nimeweza kukosea, ama pale ambapo nimeeza kufanya tatizo. Hivyo kufanya kuwapa muda inasaidia sana kuwa kwamba watakusikiliza wakiwa na akili iliyofunguka. Watakusikiliza wakijua kwamba iwapo kuna swala ambalo unalolisema na wanaliona kwamba haliendani na jinsi ambavyo wanavyotaka ama jinsi ambavyo wangefurahia, kwa kweli watakuambia wazi. Watakuambia angalia jinsi ambavyo umeweza kufanya hapa na pale pengine Aiotha umeweza kushughulikia kitu fulani na ukaacha kile kingine. Hiki ni kitu ambacho huweza kukutia moyo. Inakufahamisha kwamba aidha umefanya kosa, aidha umeweza kuharibu mahali fulani, ama aidha kuna jinsi ambavyo jibu linahitajika kuwa limeweza kufanywa. Na kwa kweli kuzungumza tu, sio kitu cha kuchukulia kwa mzaha. Kwa kweli pia unafaa kuwa mi hudumisha sana heshima. Kwa hiyo najua kwamba ni heshima ni mkono miwili. Niheshimu, nami nikuheshimu. Hivyo inanibidi niwaheshimu wafanyikazi wangu, na jinsi nitakavyo waheshimu ndivyo watakavyo niheshimu. Hivyo mi ni mtu ambaye natambua sana nafasi ya kila mfanyikazi. Natambua jinsi ambavyo kila mtu analeta mchango maalum katika kazi. Hivyo siwezi kumchukulia mtu mmoja na kumpimisha mwingine. Lazima kwanza nijue kwamba aidha swala ambalo nalolitekeleza litakuwa na madhara gani kwa kila mfanyikazi. Litaleta jinsi gani ambayo kila mfanyikazi atakavyoweza kufurahia. Kila mfanyikazi atakavyoweza kupata umuhimu maalum. Hivyo si suala tu la kusema nitazungumza ili tuweze kuwasiliana tu. La hasha, pia jinsi ambavyo navyozungumza ni kitu ambacho kinakuwa ni cha kupigiwa mfano. Kweli, hauwezi wazungumzia watu iwapo we ni mzembe. Huwezi wazungumzia kuhusu kutia bidii ilhali we si haujakuwa kama kielelezo katika kutia hiyo bidii. Pale kazini wanapokuja, wanakuona tu kama mtu mnyonge, mzembe ambaye hana kitu cha kuleta kwenye kampuni. Hivyo, ni vyema sana kujua jinsi ambavyo na aina ya mawasiliano ambayo utakavyoweza kupitisha kwa wafanyikazi wengine. Hivyo, mimi huweza kutilia maanani sana jinsi ambavyo na aina ya mawasiliano ambayo nataka kuyapitisha wafanyikazi wengine. Ikilinganishwa iwapo, mimi mwenyewe ninayakubali. Pale ninayakubali na kujua kwamba, aidha nimefanya mchango huu ama ule mwingine, kuhakikisha kwamba, haya mawasiliano yameweza kuakifiwa, hapo ndipo nakuwa huru, hapo ndipo najihisi kwamba nipo salama kuweza kupeana hayo mawasiliano. Sio tu kusema kwamba, mimi siwezi kupeana mawasiliano kuhusu, hadhi kubwa, la hasha. Kweli, hadi jinsi ambavyo ninavyoweza kuwasiliana na bosi ama mtu aliye na hadhi kubwa kunishinda, ni kitu ambacho huonyesha unyenyekevu. Unaonyesha kwamba, unatambua cheo chao. Unatambua hadhi ambayo walionayo. Kwani kila mtu huweza kupata hadhi yake kulingana na kulingana na bidii ambayo aliweza kuipeana kazini. Hivyo mi huweza kujua kwamba ninafaa kufanya wafanyikazi hivi na kuwasiliana nao kulingana jinsi ambavyo tunaishi.

Kwa kweli, kuna aina nyingi sana za kampuni za kiteknolojia. Na kila kampuni kwa kweli, kila kampuni hujaribu kuhakikisha kwamba imepingana na zingine. Ili iwe kwenye nambari ya kwanza. Ka unajua kila kampuni kwenye hii nchi, sio kampuni tu za kiteknolojia. Bali kampuni zote, huwa na tathmia moja huwa na mlengo maalum ambao, wanataka kuakifisha kabla mwisho wa siku. Hivyo, jinsi ambavyo unavyochagua aina ya kampuni ya teknolojia ambayo unaiamini inalingana sana. Kwani kuna kampuni tofauti tofauti ambazo huweza kutengeneza vifaa tofauti tofauti. Kwa mfano, hebu angalia kwenye jinsi ambavyo dunia inavyoendelea kwa sasa. Kuna aina nyingi za television, kuna aina nyingi za runinga, yani ukiangalia kwa hizo kampuni na kila kampuni huwa inajaribu sana. Kuhakikisha kwamba, aina yao ya runinga ndio inayokwenda. Ndiyo inayojulikana nchini kote. Kwa mfano hebu angalia runinga ambazo zina hizo TSL TCL hizi ni runinga ambazo kwa kweli zimeweza kuibuni. Zimeweza kubuni aina tofauti tofauti za runinga. Na kila hapo, kila runinga hukuwa na hukuwa na ujuzi malum hukuwa na umaarufu na uspesheli maalum. Ikilinganishwa na kampuni zingine ambazo zinabuni teknolojia kama ya runinga hizo. Hivyo, huwa inajaribu kusimama na kuweza kuzitoa zile zingine ili wateja waweze ili kuvutia wateja wengi. Hivyo, kampuni ya kiteknolojia ni nyingi sana. Na ninaposema ile nayoiamini, ninajua kwamba ni kampuni ambae kwa muda mwingi. Ndiyo sikatai kwani hakuna kitu kilicho sawa mia kwa mia. Lakini, ni kampuni aidha naeza ipa tisini na nane kutoko kwa mia. Kwa mfano, pale tunapoingia kwenye tarakilishi. Kuna kampuni inayoitwa HP. Hii ni kampuni ambayo kwa kweli ukiipa, ukiweza kununua bidhaa zao ukiweza kununua swa kitu fulani utaeza kufurahia angalau huwa na tatizo. Kwa mfano kama sahi, ninaeza kupitia tatizo wa kitu ambacho kinanisumbua hapa kijinga. Hivyo, lakini unajua kwamba ina ubunifu. Ni kitu ni teknolojia ambaye ni kampuni ambaye imeweza kuaminiwa kwa miaka na mikaka. Ni kampuni ambayo ulieza kubuniwa kitambo sana. Na pia ina historia jema ina historia kwamba ina bidhaa ambavyo vinaeza kukaa kwa muda mrefu sana bila kueza kuharibika. Hivyo ni kitu cha manaa sana kujua jinsi ambavyo unavyoweza na aina ya teknolojia ambayo unataka kuchagua na kuiaminia. Inaeza kulingana sana na ya aina kifaa. Kwa mfano umesema kwenye runinga. Kuna aina tofauti tofauti kama vile TCL, kuna ingine ambayo inajiita Samsung, kuna ingine Vitron, kuna ingine kama vile kama vile zingine tofauti tofauti Kama Android TV. Izi ni televisioni tofauti tofauti. Kila kampuni inajaribu kusimama kuweza kutoa ile nyingine ieze kujulikana nchini. Na kwa kweli, wanaenda hadi mpaka wa kujua kwamba wanaweza kuweza kuijulisha kupitia hafla kama vile mpira. Kwa mfano, angalia kwenye mpira. Kuna yale mavitu vitu ambazo huzunguka, zikiwa zimeandika, zimezunguka uwanja. Hizi huweza kuwa, zina maneno malum, zikiweza kufanya aidha kampuni moja kujulikana zaidi. Kwa mfano utaona TCL inaeza sana kujaribu kuweza kusimama kuweza kutoa zingine. Na pale pa kusema kwamba hizi kampuni kwa kweli sio lazima ukuwe kwamba umejaribu hivi vifaa vyao ndio useme unaiaminia. La hasha, unaeza kuyaminia pia kulingana na jinsi ambavyo watu wanavyosema. Kulingana pia na aina ya mawazo ambao watu wengini wanayatoa kuhusu hizi kampuni za kiteknolojia. Kwa mfano utakapopita utasikia kwamba si naiaminia sana kampuni ya HP kwa utengenezaji wa tarakilishi. Mwingine naye utamsikia kwamba anasema kwamba anaiaminia kampuni ya TCL kwa utengenezaji wa runinga. Hizi ni aina tofauti tofauti na kila mtu kwa kweli huwa na umuhimu wake huwa na tathimia na msimamo wake. Wangu ni kwamba ninaiaminia kampuni ya HP katika utengenezaji wa tarakilishi. Lakini pia wakati mwingi huwa na changamoto. Kwa mfano kama sahii nina kifaa cha tarakilishi ambacho kililala chenyewe. Hakikuniambia aidha nilale poa pia nami. Lakini kililala kikaniacha wazi. Sikjua kinaendelea vipi. Na saizi kinanigharimu.

Kwa kweli, jambo la kupenda haitha chai ama kahawa inalingana sana na wakati ya mbapo unapohitaji. Zote ni vitu za maana sana. Na kwakweli ukiangalia, ukiweza kujua kwamba chai ina manufaa yake na pia kahawa ina manufaa yake, hapa utakapojua kwamba unahitaji vyote. Hauwezi kuwacha kimoja ama ukayachukua kimoja ukasema hiki kingine, haitha nitaweza kuchukulia kama kitu cha, cha kupita tu, la asha. Kila chai, kila kahawa, huwa na manufaa yake specially haitha ambayo huweza kuwa yanakingana yale mengine. Kwa mfano, pia ambapo, wakati ambapo, unapohitaji kunywa chai, sipo ambapo unapohitaji kunywa kahawa. Kila chai, kila kahawa, huwa na muda ambao kwa kweli waingiliana nayo sawa. Huwa na muda mbao, ukiinywa kwa huo muda, unajihisi kwamba kwa kweli umefanya kitu ambacho kinahitajika kwa wakati ya ambao unaohitajika. Kwa mfano, ningetaka uchukulie chai. Chai kwa mara mingi ina katika kiwango kikubwa sana na taaslii cha watu kwenye dunia nzima, hunywa chai asubui. Wajua mbona? Chai ni kitu ambacho haitha kimeandaliwa, maji, pia kikawekwa, majanichai, kidogo na maziwa. Hiki ni kitu ambacho, ukikinywap asubui, kinakupa nguvu, kinakupa uwezo wa kufanya shughuli fulani kwa hiyo siku, kinakuwezesha aitha kwa kwakisha kwamba mwili wako uko salama, mwili wako unakingwa dhindi ya magonjwa. Unajua kwamba kuna magonja mengi ambayo utokana na ukosefu wa lishe bora. Pia chai huwa na vitubisho ambavyo vinaitajika kwenye mwili. Kwa mfano unajua kwamba chai utokana na maziwa. Na maziwa ni kitu ambacho huwa na aina ya protein. Uitajika sana kwenye mwili. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba angalau mara moja, si maramoja, angalau mara nne kwa wiki. Unaamkia chai, unaweze kushukuru utamu. Pia chai ni kitu chenye ladha, ni kitu ambacho ukikinywa unajisikia kwamba, uko wazi, uko huru kufanya shughuli ziingine za hiyo siku. Hivyo, hakikisha kwamba, aidha unachukua chai na mkate, ama unachukua chai na kifaa kingine kama vile, dazi, andazi. Chai, pia inaeza kuchukuliwa ikiwa yenyewe, siyo lazima, ukuwe na kitu kama vile mkate. Lishe ambayo inatoka na chai ni kwamba, ni kitu cha maana sana, ni kitu ambacho ukikichukua unajihisi kwamba, umechukua kitu ambacho kinachokufaa kwenye mwili wako. Hivyo, pio usisahau pia kahawa ina muanufaa yake. Kahawa, ina wakati maalumu ambapo inapohitajika. Kwa mfano, hebu chukulia hivi pale ambapo ulipokuwa kwenye kazi na hiyo kazi, unaitaji angalau kuweza kujipumzisha akili. Wajua kwamba, hapo, hautachukulia chai. Hapo ndipo manufaa ya kahawa yanapoingilia. Hivyo, kahawa huwa na wakati wake speseli. Kahawa huwa na manufaa. Kwani ukiangalia kwa upande mmoja kahawa ni kitu ambacho ukikinywa kinaweza kukuondolea haitha msongo wa mawazo na kukusaidia akili yako kuweza kujipumzisha. Unajua pia chai ina manufaa yake lakini wakati ya mbapo unaposema kwamba napenda chai ama kahawa inalingana na wakati ya ambapo ninapohuitaji. Kwa mfano nimesema kwamba pale ambapo kazi imekuwa nyingi pale a mbapo haitha nikona msongo wa mawazo. Lakini jinsi ambavyo ninavyotaka kuweza kujipumzisha. Kwa kweli hapo, hapo ndipo nitakapochagua kahawa ndio, ninapenda chai ndoyo, sikatai, napenda pia kahawa. Lakini, huweza kuichagua kulingana na aina ya aina kazi ama wakati ambapo inapohitajika. Kwani kila kitu ukuwa na umanufaa ambapo wakati unapohitajika ukiafikia. Hivyo, nikisema kwamba napenda monja na kuchukia nyingine nitakuwa nandanganya. Lakini, iwapo nitalazimika kuhakisha kwamba nimeweza kuchagua moja kata ya kahawa na chai. Hapo ndipo nitakata. Nitawezaa kufungua kinywa na kusema kwamba sijakata kahawa ni njema. Lakini naye umehupitia utamu wa chai. Ladha ambayo chai hukupa kwa kweli chai ndiyo naenda nayo naichukua. Chai pia sio tuu kwa sababu ya latha mbali pia kwa virutubisho mbali pia kwa jinsi ambavyo inavyokuwezesha asubuhi kuweza kufanya shughuli zako. Kwani ukiangalia kwa upande mmoja chai ni kitu ambacho ukikichukua asubuhi kinakupa uwezo, kinakupa nguvu ya kuweza kufanya shughuli zako ipasavyo. Hiyo, angalau mara moja kwa siku hakikisha kwamba umeamkia chai. Hapo ndipo utakapotanabii kwamba na kushukuru utamu na latha ambayo inatokanaa na chai. Hivyo siyo tu kufurahia utamu mbali virutubisho ambavyo vinatokana navyo. Ni virutubisho vya maana. Pia kahawa ni nzuri. Lakini chai inaipiku kwa kila wakati.

Kwa kweli, kila siku ambapo napoishi, inatamani kwamba ninaongeza faida katika maisha yangu. Natamani kwamba na haitha nafanya shuguli moja ama hile nyingine ambaye inaniongezea umuhimu katika maisha. Unajua pa kwanza kujifunza kitu katika maisha, siyo tu kusema kwamba ni hali ya kujua. La asha, inakuongezea umuhimu wako, inakuongezea na kukupea wakati maalumu kwamba, unapoitajika unakuwa na haina tofaiti tofauti za vitu ambavyo unavyoweza kufanya. Ivyo mimi katika tukiingi ngilia kwa mambo na kazi. Ni mtu ambaye napenda kujifunza kila siku. Napenda kujua jinsi ambavyo navyoweza na kufanya shuguli zangu ama zile zingine. Kwa mfano mtu aliye na ubunifu. Mtu aliye jifunza vitu tofauti tofauti. Uyo mtu uwa mtu ambaye anaitajika sana kwenye kazi. Kwa mfano hebu chukulia pale ambapo kwenye kazi kunaitaji mtu wa maalum ambaye anamejifunza vitu tofauti tofauti. Kwa kweli, dio mko wengi. Lakini kile kitu ambacho ulicho jifunza kuliko wengine hicho ndicho kitu kitaeza kusimamisha. Kuweza kukufanya uchukulie kama mtu ambaye anayitajika kwenye kazi. Hivyo, mimi kila siku huwakikisha kwamba angalau nimeeza kujifunza kitu kimoja ama kile kiengine. Na kwa mfano hebu angalia kwa sasa jinsi ambavyo tunavyoelekea. Mimi kitu kwa sasa ambacho napenda kujifunza kipya. Li jinsi ambavyo naweza kutumia AI. Ni kitu ambacho kieza. Ni mfumo ambao umeeza kubuniwa ambao unaweza kusaindia na kurahisisha kazi zako sana. Hivyo, mi kila siku uweza kujua njinsi gani. Kujaribu kujua njinsi gani ambavyo ntavyo jifunza. Kweli nikuwe na uwezo kuweza kutumia kifaa hicho. Kweli, ni kifaa iwapo utajua njinsi ambavyo kinafaa kutumika na kutukitumia kwa ufaafu na kujinisi ambavyuo inafitajika utajipata kwamba kwa upande mkumbwa sana umeeza kujiletea umaarufu umeeza kujiletea manufaa mengi sana mfano, hebu chukulia kwa sasa hivi kazi nyingi ambazo zinazojitokeza kukua zinaitaji mtu akuwe na ufahamu maalum kwa kiteknolojia na hiyo ndiyo kitu ambacho nacho tokana na AI iwapo nitaeza kujifunza kifaa hiki. Na kujinsi ambavyo naeza kukitumia kuweza kuongeza umaarufu. Na kuweza kuongeza maana katika maisha yangu. Kwa kweli kitakuwa cha haja sana. Kitakuwa ni kitu ambacho kitani saindia kuweza kusimama kati ya watu wengi. Ivyo, ni vyema sana kujifunza kitu kipy a kila siku. Nivyema sana kujifunza, haitha iwapo itakushinda. Kuweza kujifunza kitu kipya kila siku. Haitha chukua angalau wiki. Hakikisha kwamba kuna kitu kipi ambacho kimetokana iyo wiki. Kuna kitu ambacho umeeza kutambi na kuweza kujua kwamba haitha ndivyo kinafaa kufanywa hivyo na ama vile vingine. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba kila siku angalau kuna kitu kipya ambacho umeeza kujifunza. Angalau kila siku kwamba umeweza kuleta umaana katika maisha yako. Umeweza kuongeza nia katika maisha yako. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba una uwezo maalum. Una nia maalum. Umejifunza. Umeweza kusimama kati ya wengi. Umeweza kujielimisha. Kuhusu kitu ambacho siyo wengi walio na uwezo. Iyo itakusaindia sana. Pale ambapo utakapo kiitaji aitha kazi. Nakuwa kwamba iyo kazi inaitaji mtu alie na jifunza kitu maalum ambacho wengine kwamba wajajifunza ivyo ni vyema sana kuakikisha kila siku. Unaongeza umaarufu. Unaongezi maana. Unafanya kitu cha maana katika maisha yako. Kwa sasa, sio lazima ukuwe na mwalimu. Unaeza pia kuingia kwenye mtandao. Kwenye mtandao. Kuna aina tofauti tofauti za mafunzo. Pale iwapo unataka kujifunza. Aitha kufanya shuguli fulani ama ile nyingine. Utakapo ingia kwenye mtandao kwa kweli. Utaeza kusaindika. Sio tu kutokana na jinsi ambavyo utaeza kujifunza. Bali pia aina ambapo unapoitaji kujifunza kwa kweli inaafikiwa vyema sana hakikisha kwamba unajifunza kitu ambacho kwa kweli kita kuletea umaarufu, kitu ambacho iwapo uko na dio sijakataa unayotaaluma maalumu lakini pia kujifunza kitu kitaeza kukuongezea umuhimu kitaeza kuifanya, kuipanua iyo taaluma ambaye aitha umeweza kuipata kutoka shuleni ni vyema sana uweze kujua kwamba kila kitu uwa na maana yake kujifunza kitu. Sio kujithal; ilisha, sio kupoteza muda. Kwani kuna wakati ambapo utakapofika na ukue kwamba kazi ambayo inayoitaji ya mtu akuwe amejifunza. Swala fulani ama lingine. Hivyo mi napenda kujifunza vitu tofauti.

Naam niambie kuhusu mandharo kutoka dirishani mwako. Kwa kweli kuna mandharo tofautitofauti. Unaweza kuweleza ni nini unachokiona ukitazama nje? Labda ni miti, majengo au barabara. Je, unakumbuka ni wakati gani wa siku ambayo hupenda kutazama nje? Ni nini kinachokubadilika nje kutokana na msimu? Unahisi vipi ukitazama nje ya dirisha? Vyema sana.

Naam kwa kweli mara ngapi ama mara nyingi ambayo hufua nguo inalingana na jinsi gani ambavyo hizo nguo nilivyoweza kujivalia. Pale ambapo najua kwamba nguo zangu si nguo ambazo sijazivalia sana kwa hiyo wiki ambayo imeweza kupita. Hivyo siezi kaa nikifua nguo kwa mara mingi. Hivyo ningetaka kujua kwamba iwapo hii swali ulilo niuliza kuhusu unafua nguo marangapi kwa wiki. Kwa kweli hili ni swali ambalo nafaa kulijibu kwa njia tofautofauti. Kwa mfano hile wiki ambaye nimeweza kuwa na kazi nyingi sana hasaa mimi ni mtu ambaye hufanya kazi mbali mbali aidha kuna kazi ambazo nafanya kazi ya mtandao kama hizi. Kuna wakati mwingine mi hufanya kazi kama vile za mjengo. Na kwa kweli, nguo ambazo nimevalia sana sana huweza kuchafuka kulingana na aina ya kazi nayofanya. Kwa mfano leo hii, iwapo nafanya kazi ya mtandao. Kweli, iwapo nitafanya kwa wiki nzima, itaniwia rahisi sana kwa sitahitajika kukaa nikifua nguo mara mingi. Na mara ambayo hufua nguo kwa wiki, kweli uweza kulingana jinsi ambavyo nilivyoweza kuzivalia hizo nguo. Pale ambapo sijajivalia nguo sana, hivyo siwezi kaa nikizifua mara mingi. Ni kweli kutambua kwamba jinsi ambavyo navovalia nguo na jinsi ambavyo navyoweza kufanya swala fulani inalingana sana na aina ya nguo nitakayo valia. Hivyo, mara ambayo naeza kuzifua izo nguo italingana na jinsi gani ni kwa kiwango kigani ambacho mi niliweza kufanya swala ambalo lilihitaji kuchafua nguo zangu. Ukiangalia upande mwingine pia kuna mara ambayo nimekua sana nimeyaweka kando nikijua kwamba angalau nafaa kuwa nimefua nguo mara angalau mara mbili au mara tatu kwa wiki. Kwani najua kwamba si vyema kupea nguo zako kuziacha zikue chafu. Kwa kweli kufua nguo ni kitu cha maana sana. Kinakuezesha unatambua kwamba iwapo nguo safi ama iwapo kuna tatizo maali fulani. Hivyo mimi huakikisha kwamba mara ambayo nafua nguo ni mara yanaendana na jinsi ya ambavyo nilivyoweza kutumia izo nguo. Mara ambayo iwapo nimeweza kutumia izo nguo kwa umakinifu. Najua kwamba hizo nguo zitaniitaji kufanya swala fulani ama lile lingine Either zitaniitaji kuhakikisha kwamba nina uwezo wa kufua nguo kwa kipindi fulani cha muda ama kile kingine. Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba jinsi ama mara ambayo nafua nguo inaendana na jinsi ambavyo nimeweza kuzivalia. Pale ambapo nimevalia hizo nguo kwa wiki ama moja ama mbili kwa kweli hizo nguo zitakuwa zimechafuka sana. Na pale ambapo nitapopita hivi wiki moja ama mbili iwapo sijazifua itakuwa mzigo siku ambayo nitakuwa nikifua. Nitakuwa na nguo nyingi sana ambazo zitaniwia ugumu kuweza kuzifua. Hivo ni vyema kuhakikisha angalau unafua nguo mara tatu wa mara nne kwa wiki. Mimi huweza kuhakikisha kwamba singojei nguo ziweze kujazana. Singojei nguo zikae kana kwamba zilikuwa zimetupwa. Hivyo ni vyema sana kujipanga na kujua jinsi gani ambavyo unahitajika kufua nguo zako. Ni vyema sana kujua mara ambayo yanakuitaji we ukuwe umezifua nguo zako. Hivyo mimi sio tu kufua mbali nahakikisha hizo nguo zangu ziko safi nahakikisha hizo nguo ni nguo ambazo nafurahia mandhari yake nafurahia jinsi ambavyo nilivyoweza kuzifua hivyo mimi hupenda sana kuwa safi hivyo inakukua safi italingana jinsi ambavyo ninavyovalia nguo zilivyo na kwa kweli iwapo nilikuwa nafanya kazi fulani ambayo ilichafua nguo zangu hivyo siwezi valia nguo iwapo sijazifua. Iyo, nikijibu swali ambalo umeniuliza kwa kina sana nitasema kwamba, mara ambayo mimi hufua nguo ulingana sana na jinsi ambavyo nilivyoweza kuzivalia izo nguo kwa hiyo wiki. Jinsi ambayo nilivyoweza kuzitumia hizo nguo kwa hiyo wiki. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba aidha unafua mara mbili au tatu kulingana na kiwango cha usafi ambayo unafaa kuwa nao. Na kwa mtu binafsi, jua kwamba usafi ni kitu cha maana sana hicho ndicho kitatambua jinsi ambavyo watu wanavyokuona. Jinsi ambavyo unavyofanya shuguli zako. Usafi ni kitu cha kupewa kipaumbele kila wakati kwa kila swala unalofanya hakikisha kwamba unapewa usafi kipaumbele kila wakati ya kila muda.

Naam baisikeli ni kifaa cha usafiri ambacho kila mtu anauwezo sana wakuweza kuki kuweza kukinunua. Ni kifaa siyo tu kukiendesha, kifaa hiki kinamanufaa sana kwa kila binadamu anaye na ambaye anajishiriki nacho. Hivyo baisikeli siyo kitu cha kusema kwamba ni aitha nicha wa matajiri ama watoto pekee. La hasha. Baiskeli ina umuhimu fulani kwa kila mtu anaye ijumuika nayo. Kwa kila mtu ambaye anajaribu kuhakisha kwamba, anaitumia baiskeli. Hivyo, hivyo masaa na kuhakisha kwamba angalau kwa wiki, mara mbili autatu umeeza kuiendesha baiskeli. Baiskeli ina manufaa tu, siyo tu kwa sababu ya kujinsi ambayo unavi ona. Lahasha, kuendesha baiskeli ni kitu cha msingi sana ambacho kila binadamu anafaa kuhakikisha kwamba ana uwezo. Kwa mfano ebu chukulia kwamba mtu ambaye anaendesha baiskeli uweze kumuweka pamoja mtu ambaye haendeshe. Hawa ni watu wawili tofauti sana. Na hapo mtu ambaye anaendesha baiskeli anampiku mtu ambaye asiye na uwezo wa kuweza kuendesha hio baiskeli. Hivyo mimi huhakikisha kwamba ninaendesha baiskeli angalau mara nne kwa wiki. Iyo ina manufaa sana kwangu. Siyo tu kiumwili mbali pia kihisia. Unajua kwamba kuendesha baiskeli kuna manufaa yako ambayo yanakusaidia sana. Kwanza kwanzia kwa upana unajua baiskeli ni kifaa ambacho unatumia. Unatumia idli uweze kuweza kuwa na misuli inayoweza kuwa njema sana kwako na kwa mwili wako. Hivyo mimi huhakikisha kwamba ninaitumia baiskeli angalau mara nne au mara tano kwa wiki. Hivyo uniwezesha kuwa na misuli yenye nguvu. Uniwezesha miguu yangu kuwa na uwezo kukimbia masafa marefu sana bila kuchoka kwa haraka. Hivyo ni vyema sana kuha kikisha kwamba unachukulia baiskeli kama kifaa cha umuhimu kwangu binafsi. Nachukulia baiskeli sioni kama mzigo. Sioni baiskeli kama kitu kime kina chokuja kuweza kuniadhibu. Lahasha, uiona baiskeli kama kifaa ambacho kina manufaa sana kwangu binafsi. Ni kifaa ambacho ninafaa kukaa nacho kila wakati ilikiweze kuweza kuwana nguvu. Unajua pia baiskeli ukusaindia kupunguza msongo wa mawazo. Kuna wakati ambapo unajipata kwamba unamsongo ambao unakusumbua sana. Mna msongo pale ambapo yuwapo utaendesha baiskeli kwa kweli inakuwia vigumu kuweza kupata kurithika. Hivyo, baiskeli uweza kufanya unayekuwa unanunua akili yako haitha kutoka kwa mawazo ya kazi na kuweka kwenye mawazo ya uhalisia ina kusaidia kurundi kwenye hali yako ya kawainda. Hivyo, baiskeli nikifaa ambacho kinahitaji sana. Nikifaa ambacho kila mtu anafaa kukichukulia kwania jema, kukichukulia kwa mtazamo kwamba kina manufaa kwa kila mtu anayekitumia. Pia ningetaka sana uangalie baiskeli kwa mfano pale ambapo ni kifaa cha usafiri. Wengi umeekwa kwa njia moja ama ile nyingine umeeza kukitumia baiskeli kama kifaacha usafiri. Na kwa kweli kina ma nufaa sana ambapo nakitumia kama kifaa cha usafiri. Unajipata kwamba unaeze kufika kutoka se kijisehemu kimoja na kufika kingine kwa uraisi sana. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba baiskeli unaipa kipaumbele. Sio tu kwa manufaa ndiyo na jua kwamba baiskeli inaathari mbaya. Inahatari ambazo uchokana na kukitumia baiskeli. Na hivyo unafaa kuwa mmakinifu sana pale ambapo unaitumia. Kwa kweli kuna kumetokea ajali tofauti tofauti ambapo kulikuwa na mtu akiendesha baiskeli aitha akapata ajali ambayo hio ajali inaeza pia kumugarimu maisha yake. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba, jinsi unavyo tumia baiskeli ni jinsi ambavyo inakusaidia wee ki eli kiali. Na pia unakuwa makinifu sana na jinsi ambavyo utakavyo weza kutatua pale a mbapo na kwa mfano kuna po weza kutokea ajali. Hivyo kwangu binafsi, baiskeli siyo tukifaa cha kusema kwamba na kichukulia juu juu. Lasha, baiskeli ni kifaa ambacho, mimi huhakikisha kwamba, ninakipa kipaumbele, ninakipa uwezo wa kufanya shughuli maalum. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba baiskeli naitumia kwa kila siku ambayo naitumipita. Baiskeli nikifaa ambacho ukikieka, ukikipa umakinifu mzuri sana. Mwisho wa siku utakuwa na kitu chakufurahia. Mwisho wa siku utakuwa na kitu ambacho nasema kwamba angalau niliaza kufanya hili na lile lingine nikafanikiwa. Hivyo mimi upa baiskeli kipaumbele kuwa najua manufaa. Na pia najieza kujizuia kuliko na atari Hajar.

Kwa kweli, vile unavyokuwa ukisubiri kwenye mstari, inaweza kulingana sana na jinsi ambavyo maumbile yako ya kimwili ya navyoweza kustahimili. Unajua pale kwenye mstari ni pahali unapoweza kujiweza kujipima jinsi ambavyo unavyokuwa na utulivu. Kwa mfano, pale ambapo mtu aliye na utulivu anaweza kustahimili kwenye mstari kwa muda mrefu sana. Hivyo, nivyema sana kutambua kwamba jinsi ambayo unavyoweza kungonjea kwenye mstari ni kitu chamaana sana. Unaweza kutambua kwamba, kwamba unauwezo maalum wakuweza kuwa mtu mwenye usubira. Hivyo, nivyema sana kuwa mtu mwenye usubira. Lakini, jinsi ambavyo unavyojihisi kwenye mstari kwa kweli, huendana na aina na kitu mtuanangojea. Kwa mfano pale ambapo unapotaka kuweza kupata manufaa kwa haraka hivyo hujipata kwamba unahitaji unakuwa mchovu sana unapokua ukingonjea kwenye mstari. Hivyo ni vyema sana kuha kikisha kwamba kila mstari unajua kwamba unamanufaa. Iwapo unangonjea kitu ambacho unajua kwamba nivingumu kukipata pahali pengine itakupa subira. Lakini pale ambapo unakuwa unajua kwamba hikini kifaa ambacho iwapo sita kipata hapa ninauwezo waku ipata sehemu ingine. Hivyo utakua mtu ambaye anataka kuha kikisha kwamba anaweza akiepuka na akaenda pengine. Hivyo kwenye mstari kwa kweli pahali ambapo umengojea kwa muda mrefu huwani kitu ambacho inakufanya unajihisi kwamba ni kama mtu mchovu. Unajihisi kwamba umeweza kuchoka akili mwili na hisia. Hivyo nivyema kujua kwamba kila mstari unafaa kugojea kulingana nakitu ambacho iwapo pato ile unalongojea kwenye mstari ni kitu cha kupigiwa mfano. Naam hakikisha kwamba una ngojea vyema. Lakini iwapo kitu ambacho unachokigonjea kwenye mstari unajua kifaa ama hivi kitu ambacho naweza kukipata kwa njia kwa pahali pengine kwa urahisi kwa kweli utaweza kutoka kwahuo mstari. Naha sapa le ambapo mstari ni mrefu. Kwa kwamfano iwapo umepanga mstari kwa wakati mrefu sana mtu mwingine aingie. Na kuingilia kati kwa kweli unajihisika na kwamba unaweza kumshika huyomtu kumpepeta makofi kumuweza kumsababishia maafa kwa kweli, nivyema sana pale ambapo unapopata mtu kwenye mstari na jua utae unaweza kuelewa hisia zake unaweza kujua huyumtu anajisikia ameweza kushikwa mahali fulani hivyo nivyema hakikisha ukipata kuna msongomano kwenye mstari wewetulia kaa na fasi ambayo umefika mstari ukiwa usiingilie katikwani huwani kama mfano wa ufisadi. Pale ambapo unapoingilia kati bila kujua jinsi ambavyo huo mstari umekua. Kwa mfano pale unapata kwamba kuna serikali. Kuna mchango ambao kwa serikali ina toa kwa watu kwenye jamii. Hapo unapata kuna msongamano mrefu. Kuna mstari mrefu ambao umeweza kujikita hapo. Hivyo wewe unajana haraka na kuingilia huko mbele. Hicho ni kitu ambacho kinaonyesha idadi kubwa sana ya ufisadi. Na si ufisadi tu hawa watu wanakuwa na roho ya kujisikia kama wanaweza kukusababishia maafa. Kwa kweli kwamfano chukulia pale ambapo wewe umekua umepanga mstari kutoka asubuhi. Kutoka miendo ya asubuhi hivi sambili ya asubuhi. Na hadi tukafikia saatisa unusu huku bado hujaweza kuhudumiwa ilhali mtu mwingine anaingia saatisa unusu. Anasogea hadi mstari huko mbele ilhaliwewe uliingia saambili bado umebakia, umesalia kwa mstari nyuma hili ni mambo haya ni mambo ambayo kwa kweli yanaweza kuwa sababishia wewe unakua kwamba unajihisi kwamba, umechukiwa hapa unajihisi hapa kuna ufisadi waki wango kikubwa sana hivyo ni vyema kuha kikisha kwamba kila kitu unakitumia vyema kila pahali unahakikisha kwamba kunahe shima kila pahali unahakikisha kwamba watu unaopata hapo. Unawapa heshima. Unawafanyia jambo ambalo pia nawe ungefurahia iwapo lingefanyiwa kwako. Hivyo ni vyema sana kuha kikisha kwamba kila kitu unachokifanya unakifanya kwakutumia akili timamu. Unakifanya kwakupea watu heshima. Jinsi ambavyo anavyo hitaji kwakupea watu wakati ambao nakuwapa maua kulingana najinsi ambavyo walivyo fanya jambo. Kwa mfano pale ambapo wamefika mbeleyako wape heshima. Kuwa mtu mtulivu ingia njinsi a mbavyo mmefika ikiwa umefika ukiwaumechelewa kaa mstari nyuma kaa nyuma yao usienda kuleta vurugu huko mbele kwani wanaweza kusababishia mambo mabaya wanaweza kuangamiza wanaweza kukata kata wengine wanaweza kuwa nitatizo laweza kuletea chuki sana miongoni mwana.

Kwa kweli, mtaa ambao ninayoishi ni mtaa ambao unakuwa na heshima. Ni mtaa ambao unatambua kila nafasi ya kila mtu. Na kutambua nafasi ya kila mtu ni vyema sana kwa kuhakikisha kwamba mnakuwa na ushirikiano, mnakuwa na hali ya kuelewana kati ya kila mtu. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba kila kitu unachokifanya kwenye mtaa wako ni kitu ambacho kinafurahisha sio lazima kiwe kinafurahisha kila mtu lakini angalau ni kitu ambacho kinawezakuwa kina pigiwa mfano unajua kwa wakati mkubwa sana watu hufanya kitu ambacho kinaweza kuwaathiri kitu ambacho kinaweza kuwaletea maafa, mahangaiko kwao wenyewe hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho unajipata nacho, kila kitu ambacho unavyotumia muda wako katika jamii unapenda nini kuhusu mtaa kwa kweli, mtaa ni kitu ambacho kila mtu hukuwa na tathimini hukuwa na njia ambayo ameweza kujifikiria kuhusu swala fulani. Hivyo katika mtaa unafaa kuwa mtu mwenye heshima. Unafaa kuwa mtu ambaye unafurahia pale ambapo wengine wanashinda. Hivyo katika mtaa wangu ukiniuliza ninapenda nini kuhusu mtaa wangu. Ni swala ambalo linahusisha sana. Jinsi ambavyo tunaingiliana na majirani jinsi ambavyo tunavyoingiliana na pia watu ambao hatujuani nao kwenye mtaa kwa kweli, kunahitaji mtu akuwe na ushirikiano vyema. Hapo ndipo utajua kwamba pale ambapo unapokuwa na shida. Aidha utakaowakimbilia wa kwanza ni watu wa mtaa wako ni watu ambao mfano pale unapotokea mkasa wa moto. Watu wanaokuwa wa kwanza kukusaidia ni watu wanaokuzunguka watu wa mtaa wako. Na hizo ndizo sababu kwamba mimi inanifurahisha sana pale ambapo nafurahia kuwa kwenye mtaa wangu. Kijisehemu ambacho, watu wana uaminifu na kila mtu. Watu wanajua kwamba, huyo ni mtu aliye na uwezo maalumu. Na anaweza pale ambapo wanahitaji msaada wako. Kwa kweli, wataja kwako, moja kwa moja kuambia kwamba aidha hapa tumeshindikana, tunajua kwamba wewe una uwezo kutusaidia. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba katika mtaa, wewe ni mtu maarufu we ni mtu una maana, unaweze kusaidia pale ambapo shinda limeweza kutoka. Hivyo hakikisha kwamba kila mtaa unaheshimiana kila mtaa. Kuna mang'ombe wako juu ya miti. Sijui wanachofanya kwenye mabati So naomba unisamehe. Unitie radhi kwa hizi ng'ombe. Nasikia zinapunguza mabati. Hivyo naomba jini pia uniwie radhi. Sijui kelele hizi ni za nini. Lakini kwenye mtaa ni kitu cha maana sana. Hizi ng'ombe nitazipiga. Hazinifurahishi kabisa. Ni ng'ombe ambazo hazijitambui. Mjinga hizo. Hivyo ni vyema kuhakikisha kwamba kila mtaa unajua jinsi ambavyo unavyoweza kuendana nao jinsi ambavyo unavyofaa kufanya swala fulani ama lile lingine. Hivyo ni vizuri sana kwenye mtaa mnakuwa watu wenye heshima. Mnakuwa watu ambao wanadhamini kila mtu. Mnakuwa watu ambao wanajua jinsi ambavyo.

Kwa kweli, kazini ni mahali ambapo unafaa kuwa kwamba muda wako unautumia vyema. Muda wako uwendi kutapatapa bila kujua malengo yako. Jinsi, kwa kweli navyoshugulikia muda wangu kazini, inaendana sana na malengo ambayo nimekuja na najua kazini. Na pia kazi ambayo nayoufanya kazini. Hivyo ni vyema kujua kwamba pale ambapo napofanya kazi fulani, itanibidi niweze kutia kiwango fulani cha bidii. Hivyo jinsi ambavyo na vitumia muda wangu kazini. Jinsi ambavyo navyoshukulikia muda wangu kazini. Uwambatana na aina kazi naifanya. Uwambatana na jinsi ama kiwango fulani ambacho inafaa kuakifie kwa huo siku. Iwapo pale ambapo nina kazi nyingi hivyo yanibindi kuwakikisha kwamba nimeweza kujieka, nimeweza kuweka wakati wangu wa kutosha. Katika hizo wakati kakazi. Muda wangu unakuwa mrefu iwapo nikua naitajika kuenda kulala wakati maalum itabindi niweze kuongeza muda wangu wa kazi. Kwani mwisho wa siku kitu ambacho kinamanufaa ni hile lengo ambalo utakaloweza kuafikia mwisho wa siku. Hivyo kwangu binafsi ni mtu ambaye anashugulikia muda wangu vyema. Ninatambua ninadhamini jinsi ambavyo muda wangu unavyo kwenda ninadhamini wakati ambapo kazi yangu ipo shwari. Hivyo hainitambui muda ambao nitakaotumia jua pia haina ama uwezo wa muda ambao nitakaotumia. Uweze kubandilika. Muda ambao bosi utumia. Sio muda ambao mtu alea anaye linda lango utumia. Kwa kweli ukiangalia bosi ukawa wakati mkubwa sana akifikiria kuhusu manufaa akifikiria kuhusu malengo ya kampuni. Hivyo anavyokaa akifikiria kuhusu malengo ya kampuni kwa muda mrefu hivyo linaeza kumchukua muda ama kiwango kubwa sana kazini hivyo ukilinganisha na mtu ambaye anakaa kwenye lango naamu atachukua usiku mzima ama mchana mzima kulinda kwenye kazi yake lakini ambapo muda wa kazi wake umeeza kuhisha hapo itambindi aeze kuondoka hivyo ni vyema kutambua kwamba kila mtu hutumia muda wake kazini kulingana na aina ya kazi ambayi anaifanya kulingana na hathi yake ama nafasi yake kwenye kazi. Hivyo kulingana nami, munda wangu uweza kutumia vyema, uweza kujipanga na kujua kwamba mwisho wa siku haitha nafaa kuwa nimetimiza jambo moja ama lile lingine nafaa kwa mfano kuwa nimefanya swala hili ama lile lingine. Hivyo ni vyema sana kwakikisha kwamba kila siku, kila mwisho wa siku nimeeza kujua kwamba munda ambao nimetumia kazini iwapo umenipa mazao. Iwapo malengo yangu ambayo nilikuwa nimiapanga tokea asubui ya meza kutimia. Niv yema sana kwakikisha kwamba pale ambapo umeeza kufadhi munda wako ni munda ambayo unakurejeshea kitu ambacho umeeza kutumia sana. Iwapo umetumia munda mrefu kwenye kazi. Hakikisha kwamba mazao ama mfainda ambayo unaopata kutoka kwenye kazi. Ni fainda inayo pigiwa mfano. Ni fainda ambayo unaeza kusema kwamba ni inaisahili kwani munda ambao umeeza kutumia kwenye kazi. Ni munda unaofaa. Ni munda ambao umeutumia nafasi yako vyema. Hivyo ni vyema kuwakikisha kwamba kila wakati unajua kwamba nimetumia munda fulani na fulani kufanya swala limoja ama ile lingine. Hilo linakupea uwezo wakuweza kufanya kuedelea na maisha. Hilo nakupea uwezo wakuweza kutambia kili yako. Hivyo hapo ulikuwa na msongo wa mawazo jinsi ambavyo ulevyoweza kutumia munda wako kazini. Inaeza kupunguzia. Jua pia katika munda wa kazi. Kuna wakati ambapo unaitaji kuwa makinifu sana huu munda wa kazi jinsi ambavyo unavyotumia. Ni unafaa kuwa munda unaleta faida kwako. Jua pale ambapo utochukulia munda huu kama jambo. Halina maana. Hapo ndipo unapokaribisha kukupata asara. Hapo ndipo unapokaribisha kwamba utaweza kufanikiwa. Na malengo yako yatakuia vigumu sana na kuweza kuyafikia. Hivyo mimi pale ambapo napokuwa kwenye kazi. Ninaakikisha kwamba munda ambao nimeuweka. Nafasi ambao nimeieke yenye kazi. Ninaeza kuyafikia vyema. Ninaeza kufanya jambo zangu. Mambo yangu vyema kwenye kazi. Na wakifikia mwisho wa siku kwamba nimeeza kupata mazao mema. Nimeeza kufaindia kutokana munda ambao nimeeza kuuweka kwenye kazi. Hivyo kazi si jambo tu la kusema kwamba uteweka wakati hivyo hivyo. La hasha. Munda ambao umeweka kwenye kazi na jinsi ambavyo utakavyo utumia utaeza kuleta either fainda ama sara. Pia utaeza kusaindia kujua na kuweza kuwa kifikia malengo ambayo ulipoamuka asubui uliaeza kuyaweka wazi na ukajua utayafikia.

Naam kwakweli, mawazo yangu mimini mtu ambaye napenda biashara sana. Na nikiingilia kuanzisha biashara yangu, hilo ndilo kitu ambacho huniingia kwenye akili kila wakati. Unajua kwamba, kwenye pale unapokuwaukifanya kazi, unajihisi kwamba, lazima ukue chini ya mtu fulani. Lakini, ninapoazisha biashara yangu, ninauhuru wa kufanya jambo ambalo nalolitaka. Ninauhuruwa kutoa wazo fulani na hilo wazo niwezi kulia kifikisha mimi mwenyewe. Hilo, linanitia moyo sana kuhaki kisha kwamba angalau kunipa moyo wa kupenda sana kufanya kazi yangu. Hivyo, ningesema kwamba mimi ni mtu ambaye ninapenda sana kuanzisha biashara yangu. Na siotu biashara, ninawazo kwamba siku moja mungu akinipa mapato ya kutosha nitaweza kufungua biashara angalau ya kuwa na uza nguo. Najua kwamba watu huweza ni biashara ambayo watu ha waiyonei faida. Ni biashara ambayo watu anaidharau. Lakini kwa mfano chukulia hivi kwamba unanunua nguo ambazo ni zakuvaliwa mara ya pili. Hivyo ukizinunua hizo nguo kwa aidha tuseme unanunua nguo moja shilingi ishirini. Hiyo nguo unajanayo nchini, umetoka kununuahiyo nguo ungamboni. Hivyo ukijanayo nchini, unaiuza taslim, hivi shilingi miasita miasaba. Ukiangalia, iwapo ulikuaume inunua shilingi ishirini na ukaiuza shilingi miasita kwamfano. Hivyo, ukiweza kutoa kila gharama ambayo uliweza kuiipata. Hivyo kwamfano tuseme kwamba uliweza kulipia shilingi ishirini naa msindi o Then ukakuja hapa ukaweza kulipia shilingi thelathini na mbili kusafiri. Na kila kitu ikakua shilingi ha msini. Hivyo kwamfano pale umeweza kufanya biashara yako na ukauza ile nguo kwa shilingi mia sita. Unaona kwamba ukitoa ile hamsini ambayo uliweza kuitumia. Unaona kwamba unapata faida ya shilingi mia tano na hamsini. Ebu fanya hesabu, hiyo ni mguo moja pekeeime kupeahiyo faida. Naomba ni ebu jaribu kufikiria kwamba unanguo kama hizo nguo elfu moja hiyo inakupa kipato kikubwa sana katika kila mwezi hiyo ni vyema sana kuha kikisha kwamba mimi hupenda sana kuha kisha kwamba biashara a mbayo ni nayo kwa akilini siku moja ni naimani itaweza kuhakifikiana, itaweza kuweza kupata manufaa itaweza kunisaidia. Unajua kwamba ita nivingumu sana kuweza kutajirika. Pale ambapo unapokuwa ukifanya kazi kwa mtu binafsi. Hivyo nivyema sana kuhakikisha kwamba unania nyingine ambayo unaweza kuifanya bila kuwepo kwa mtu huyo. Hilo ni jambo ambalo linakusaidia sana. Na kwa kweli ukiangalia kipande kikubwa sana cha watu ambao nitajiri. Hao ni watu ambao wanabiashara zao. Ni watu ambao wanabiashara ambazo wanajua kwamba hawa mtegemei mtu fulani ili kuweza kufanya wazo. Ni wawo wenyewe wanaweza kutoa wazo na kuhakikisha hilo wazo lina fuatwa kwenye kampuni. Hivyo ndivyo ni livyo mimi mwenyewe. Ninapenda sana pale ambapo ninajihisi mimi ndiyo bosi ninajihisi kwamba ni mimi naweza kutoa wazo fulani na hilo wazo linaweza kufuatwa na kunipea faida. Unajua kwamba kiwango kikubwa cha watu ni wale ambao hawadhamini biashara. Hawajui kwamba biashara ndiyo kipaumbele kwa kila wakati. Kwa mfano jua kwamba pale ambapo umeajiriwa ni ubunifu wa mtu binafsi aliweza kubuni hiyo kazi na akaweza kukuajiri hivyo hivyo hunipamotisha mimi binafsi kujua kwamba iwapo kwenye kazi ambayo ni meweza kuajiriwa ni mtu aliweze kuketi chini na akaibuni akaweza kujua kwamba hiini biashara yake ambaye akiianzisha kwa kweli, itakuwa nafaida sana kwake itakuwa inampea mapato mengi sana yeye binafsi. Hivyo, hunipamotisha sana pale ambapo ninapoona kwamba, ninafanyia mtu binikazi. Ingawaje, sijatosheka na sijarithika. Lakini najua kwamba, inaniweza kunipea nguvu ya kuweza kuhaki kisha kwamba mwisho wa siku, ninaweza pia nami kukua kama yeye. Ninaweza kuanzisha biashara yangu binafsi ambaye inauwezo wakuweza kuhaki kisha kwa mba watu wananunua bidhaaza angu. Watu wanitajirisha mimi binafsi wafanyi kazi ambao wanifanyia kazi si mimi nafuata wazo lao bali wanafuata kazi yangu. Hivyo mimi napenda sana kuanzisha biashara yangu na amini mtaianzisha siku moja.

Kweli video ni vitu ambazo mtu utazama na zinamtia moyo sana. Kutazama video siyo tu mtandaoni. Najuwa namna kuna vijisehemu tofauti tofauti ambavyo uvitumia mtandaoni kuweza kutazama hizo video. Na kuna aina tofauti tofauti za video. Napoanzia jinsi paali ambapo napotazama video mtandaoni uweza kutofautiana na aina ya video ambayo ninaitaji. Kwa mfano, hebu chukulia hivi kwamba, ninaitaji kwa mfano nataka video vikuusu elimu. Nataka video ya kunifunza, haidha kufanya swala fulani. Hivyo, nitaenda kwa mtandao maalum ambao, ninauakika, unaweza kunipea haina hio ya video. Kwa mfano, kama nivyosema pale ambapo, ninaitaji video ya elimu. Hapo, nitaenda kwa mitandao ambayo, inaelezea elimu mitandao ambayo, inafunza kuhusu elimu. Hivyo kwa mfano pale ambapo kwa mfano hiyo mitandao ya elimu naeza enda kama vile mitandao kama vile youtube hio ni mitandao ambayo imebuniwa watu wanaeza kufunza wengine kuhusu swala fulani ama lile lingine. Mtu anaja pamoja anafunza wengine kuhusu aidha kuweza kutumia kompyuta kuweza eidha kufanya jambo moja ama lile lingine. Hivyo kutumia pale mpya aina mitandao ambayo inanipea video inatofautiana sana kulingana na aina ya video ambayo naitaji. Pala ambapo naitaji video maalum inanibindi niweze kuingia maali ambapo kunaniitaji. Kwa mfano tu kama nilivyosema kwamba video ni tofauti tofauti. Kuna video ya kufurai, kuna video pia za kuchekesha. Kuna video hizo za burudani. Hizo video kwa kweli uweza kupata mahali fulani. Kwa mfano pale ambapo ninaitaji video ya kuniburudisha. Pale ambapo naitaji video ambao nikifanya ninajisi kwamba hii ni video inaniburudisha. Itaenda mahali ambapo kuna hizo video. Kwa mfano pale mtandao wa tiktoki. Huu ni mtandao ambao umejaa video za burudani. Huu ni mtandao ambao umejaa video ambazo ukueza kuzitazama. Unajiisi kwamba, isia zako ulizokuwa nazo, zimeweza kukwepa. Isia ambazo, either zikuwa zinakusumbua, zimeeza kudidimia. Hivyo, mitandao uweza kutofautiana na aina ya video ambazo, zinapeana. Kwa mfano, kama ulivyosema, pale ambapo naitaji video kuhusu swala fulani. Itakubindi huende mahali ambapo una uwakika kwamba izo vindio zinapatikana. Kama unaitaji video kuhusu muziki. Hivyo itakubindi uende pale ambapo muziki unaeza kujitokeza. Pale ambapo video za muziki zinaonyekana. Hivyo ni vyema kutambua kwamba kila aina ya video inapatikana kila maali ambapo inahitajika maali fulani ambapo kuna mitandao yambayo imeeza kubuniwa ili iyeze kupeana aina izo za video. Kwa mfano pale ambapo unahitaji video kama vile za kuonyesha jinsi unavyofaa kufanya swala fulani kama vile la kiafya. Hivyo unaenda kwa jinsi kwa mfano pale ambapo unahitaji video za kuonyesha jinsi ya kuweza kufanya kuuza nguvu katika mwili wako kuweza kufanya mazoezi katika mwili wako. Hivyo utaenda kwa zile vindio na mitandao maalum ambayo imebuniwa ya kuweza kusaindia watu kufanya mazoezi. Kuweza kuinua watu kusaindia watu kukuwa na misuli mema. Hizo ni aina ya mitandao na kila mitandao kama ulivyobuniwa unakuanga na aina ya video ambazo unaleta. Kuna aina ya video tofauti tofauti pale ambapo mmebuni kwa mifano pale ambapo ulibuni video tofauti tofauti kama vile za kuburudisha. Hizo ni video ambazo umesema kwamba unaeza kuzipata kwa mitandao tofautofauti kuna mitandao pia kama vile telegramu. Kuna pala ambapo unapokuwa unaitaji video za kueza kuzungumuza moja na mtu ambayo unayemfunza. Hapo unaeza kutumia mitandao tofautofauti. Kuna mitandao kama vila inayoitwa zoom hii ni mitandao ambayo inasaindia mtu kuweza kuzungumuza na mwingine ilhali wanaonana moja kwa moja. Na wanaonana moja kwa moja lakini hawapo karibu na mwingine. Hivyo, kila mtandao ukuwa na aina yake ya video. Na kila video ukuwa na adhira ambayo imelengwa. Hivyo kwa mtandao kusaindia kila mtandao kuwa na adhira yake. Kwa mfano pale ambapo nataka kupata video kuhusu taarifa ambayo serikali inaenza kusema. Hapo naeza kuenda kwa kwa mitandao ya tarifa. Naeza enda kwa mitandao ambayo imebuniwa kwamba hio ni mitandao ya kuweza kuwasiliana na wengine mitandao ya kuweza kupeana mawaidha. Kwa hivyo video huwa tofautofauti.

Naam kuna viaina tofauti tofauti ya chakula, chakula cha haraka, ni chakula ambacho kwa kweli huwa ni chakula kinalingana na aina muda ambao nilio nao. Chakula cha haraka ndiyo kina ninakipenda kwani kinanirahisishia sana. Muda wangu kinanipea faida njema sana kutokana na ule wakati ambao ningeuchukua muda mwingi sana kuweza kungojea chakula kiive. Hivyo vyakula vya haraka vina manufaa sana. Sio tu katika mwili, bali pia kuweza kusaidia kuifadhi muda. Hivyo vyakula vya haraka vimeweza kubuniwa kwa sababu ya kuweza kusaidia ili kuweza kuchukua muda mfupi sana pale ambapo unapokuwa ukiandaa vyakula. Na hili sana sana wala maana sana pale kazini. Unapoingia kazini, kwa kweli unahitaji chakula ambacho. Sio hauendi kuchukua muda mwingi kwenda kukitayarisha. Sio chakula cha kwenda kuchukua muda pale ambapo utakaposema kwamba unahitaji chakula kuchukua angalau. Ivi dakika ishirini kuandaliwa la hasha! Nahitaji vyakula vya haraka na hivi vyakula husaidia husaidia kuhakikisha kwamba unatumia muda wako vyema, sio muda wa kuweza kutumia muda wako. Mfano kwa pale kazini hutumii muda wako wa kazi kwenda kuandaa vyakula hutumia muda wako wa kazi kuchukua karibu mwaka mzima kuandaa vyakula. La hasha! Hivi vyakula kwakweli huwa ni vya maana sana na husaidia sana sana kazini, husaidia pale pia mbapo mtu hana muda wa kutosha wa kuandaa vya kula. Unajua pia hivi vyakula huwa na virutubisho pia, havina tofauti sana na vile vingine ni vyakula mbavyo huwa na virutubisho na virutubisho vilivyo ndani ya hivi vyakula vya haraka. Husaidia mwili kuwa na nguvu, husaidia mwili kuwa wenye uwezo kufanya swala fulani na lingine kwa wakati mwema. Hivyo ni vema kujua kwamba hivi vyakula vimebuniwa, na huwa na hiari ya kuweza kusaidia ili mwili uweze kutimiza swala moja ama lile lingine. Hivyo, pale ambapo unapokuwa ukichukua chakula hiki cha haraka hukusaidia sana kimwili. Hukusaidia pia kimawazo kwani, vile ambavyo vinakusaidia kwenye kimawazo ni kwamba hauna wakati wa kupoteza kwenye kufikiria ilale, kufikiria ni nini ambacho unafaa kukipika kufikiria ni wapi ambapo utakapopata vyakula na hivi vyakula viya haraka kwakweli, hupatikana kila mahali, hupatikana dukani, sio lazima uende kwenye mikahawa kwamfano vyakula viya haraka ni mfano pale ambapo unachukua, unakunywa soda na mkate hivi ni viyakula vya haraka na ukiangalia mkate una calcium, na hii calcium iliyondani ni virutubisho vya maana sana husaidia mifupa yako kuweza kuwa na nguvu, husaidia mifupa yako kuweza kustahimili pale ambapo ingeweza kuvunjika, hivyo pia ni vyakula husaidia pia sana kuweza kuokoa muda pale ambapo ungetumia angalau useme takribani lisaa moja ama masaa mawili kuweza kuandaa vyakula ama kijisahani kimoja tu cha kula maramoja unaweza kutumia vyakula vya mbadala ambavyo ni vyakula vya haraka na hivyo vyakula kukula pia vina manufaa vyakula pia ukivila unajihisi kwamba, ni kana kwamba unakula vyakula vingine hivyo hakuna utofauti sana na vile vyakula vingine, hivyo jambo tu unafaa kuhakikisha ni kwamba unakula vyakula hivyo ambavyo vyenye virutubisho vinavyohitajika, unakula vyakula ambavyo vina manufaa kwako, usikule tu vyakula kwasababu ni vya haraka, usikule tu haraka vyakula kwasababu ni wakati unao. La hasha! Kula vyakula pia kulingana na umri na sijasema ndiyo napenda vyakula vya haraka lakini si kila wakati. Unafaa kujua kwamba unafaa kula vyakula kwa wakati maalumu, unafaa kula vyakula hivi kwa wakati ambao uliotengemeka sio kila wakati, kwani kuzoea kuvila kila wakati kwakweli. Vitakufanya mvivu, vitakufanya mzembe ushindwe hadi kuweza kuandaa vyakula vya kawaida hivyo ni vema sana kuvila vyakula vya haraka na pale tu vinapohitajika vile pale ambapo unaona kwamba ni lazima na huna mda wa kutosha kwa kuweza kuandaa vyakula vingine hivyo ni vyema sana kujua kwamba hivi ni vyakula vimekuja kuokoa mda na ninavipenda sana sana kwasababu pale kazini sina muda wa kutosha wa kwenda kwenda kuandaa vyakula vingi pia imekuja ili kusaidia pale kwenye safari. Ndio kwenye safari inakuwia vigumu kuandaa vyakula, hivyo utabidi ubebe vyakula vya haraka na hivi vyakula kwa sana huweza kusaidia pale ambapo unapohisi njaa ukiwa kwenye safari ndio napenda vyakula vyaraka na ni vitamu sana na vina umuhimu kwangu.

Kwa kweli, kuna vyakula vya aina tofauti tofauti, ya ambayo huweza kupikwa katika mandhari tofauti tofauti. Na iwapo pale ambapo mnapoishi kwamba, kuna vyakula vya aina tofauti tofauti. Kwa mfano, mimi ni mtu ambaye nimejaribu vyakula tofauti tofauti. Na si vibaya kwamba, kila mahali unapokwenda, hakikisha angalau, umeweza kujaribu chakula ambacho, watu hupenda kwa hiyo mazingira ambapo uko. Kwa mfano, ukienda nchini tofauti tofauti, kila nchi ina vyakula ambavyo huthamiria. Na wananchi huweza kuvipenda sana. Hivyo pale unapokwenda kwenye nchi kama vile uchina. Unapata kwamba wanapenda nyama ya kifaa fulani. Unapenda nyama ya mnyama fulani ambayo ndiyo wanajua kwamba ina ladha. Hivyo pale unapokwenda, angalau iwapo unajua kwamba hiki chakula hakina madhara kwako. Ni vyema kujaribu ili kusikia aina ya ladha ambayo watu hufuraia kwenye nchi hivyo vyakula. Hivyo hiyo ndiyo tabia niliyo nayo. Mimi ni mtu naeza kuwa ninapenda kujaribu vyakula tofauti tofauti. Ninapenda kuhakikisha kwamba kila chakula ambacho napita karibu nacho lakini nina uhakika kwamba hiki chakula hakina madhara katika maisha yangu je ni chakula uweze kujaribu. Na siyo kujaribu tu huweza kuhakikisha kwamba nimetia umakinifu. Nikajua kwamba hiki chakula iwapo kina ladha. Iwapo hiki chakula kwamba kina manufaa kwangu. Sio tu kwa manufaa ya kumwonekano pia kwa manufaa ya kutoka kwenye viungo ambavyo huhitajika sana ukiangalia chakula mtu hula kwa sababu ya virutubisho ambavyo viko huko ndani. Mtu hali vyakula kwa sababu tu ya njaa. Mtu hula chakula kulingana na ladha, njaa na virutubisho. Hivyo, vile vyakula vilivyo na virutubisho, ndivyo mimi hupenda sana. Kwa mfano, ngeta chukulia chakula ambacho mimi napenda sana. Ndiyo, nina taslimu ya vyakula vingi sana ambayo mimi huvipenda kula. Tukiamua kuvitaja vingi kwamba utaona kwamba ni vyakula vina wingi sana hivyo, lakini kuna chakula speciali ambacho mimi huweza kukifurahia. Na hicho ni chakula kingine ambacho ni chakula ambacho kinaitwa pilau. Hiki ni chakula kwamba unajua mpishi, unajua iwapo ni we mwenyewe utakipika na itakugharimu muda wa kutosha. Na kwa kweli jinsi tulivyo tunatunajua kwamba chakula ambacho mtu ameweza kutumia muda wake wa kutosha kukiandaa hakiwezi linganishwa na chakula ambacho ni chakula kimechukuliwa na kuharakishwa. Hivyo, pilau ni chakula ambacho kila mpishi huweza kuhakikisha kwamba wakati alio nao ameuweka hapo sana. Ameweza kuhakikisha kwamba nyama ambayo inayopika pilau ni nyama inayokuwa imekata katwa vyema. Imeweza kuwekwa, ikaweza kuchemshwa, ikaiva vyema. Na hivi inapukuwa na kukaangwa pamoja na mchele, inakuwa nyama yenye ladha. Itakuwa nyama ambayo mtu akiila kwa kweli, anasikia anala kitu ambacho kinamfurahisha. Kitu ambacho kina ladha, kitu ambacho kinamletea manufaa sana, katika mwili yake. Hivyo, mimi binafsi ni mtu ambaye ninapenda sana chakula kilicho na latha. Hivyo, hilo ndio suala la kwanza ambalo lilinipenda sana nikapenda chakula ya aina ya pilau. Pili, sio ladha tu, bali pia kutokana na virutubisho ambavyo hivyo vyakula vilivyo navyo. Kwa mfano, ningetaka uangale chakula aina ya pilau. Imepikwa na viungo tofauti tofauti. Kuna kwa mfano, kuna mchele, kuna mfano mwingine, kuna nyama. Na hivyo, kila kirutubisho, kina umuhimu wakieUkiangalia mchele, una kalshiamu. Hii kalshiamu husaidia nini? Ina manufaa pale ambapo, unakupa, unakupa, inapa, mifupa yako, nguvu. Na hii nguvu husaidia sana, mifupa yako kustahimili kuvunjika kwa haraka. Hiyo si tu kustahimili kuvunjika kwa haraka, pia kukuhakikisha kwamba, we uko buheri wa afya. Kwani virutubisho vingine kama vile nyama vina virutubisho aina ya protein. Protein tunajua kwamba ni aina ya fulani ya virutubisho ambavyo husaidia mwili kujikingia dhidi ya magonjwa. Husaidia mwili kukuza ile uwezo wa kukidhi dhidi ya magonjwa ambayo yanaweza kusababishia shida kubwa. Hivyo ni vyema kujua kwamba kila chakula mtu anachokipenda. Inalingana la jinsi ambavyo na aina ya virutubisho ambavyo vilivyo navyo. Kwa mfano kuna vyakula vingine kama vile chapati. Hivyo ni vyakula kwa kweli mtu hula kwa sababu anajua kwamba vina virutubisho vya aina yake. Tunajua kwamba unga ambao unaopika chapati ni unga ambao umeweza uko na virutubisho aina ya kalshamu. Na jinsi nilivyoanza kusema kwamba kalshamu inasaidia mwili wako kukukua na mifupa ambayo iliyo na nguvu. Hivyo inauwia ugumu sana pale ambapo kuvunjika kwa mifupa.

Kwa kweli, kila siku huhakikisha mimi nimeweza kujipanga kazi zangu ipasavyo kwani kitu cha kwanza ambacho huweza kuhakikisha kwamba iwapo umeweza kutimiza jambo fulani jinsi ambavyo ulivyoweza kujipanga hiyo siku. Pale ambapo umechukua muda wako na kuhakikisha kwamba umeweza kupanga pia mawazo yako umeweza kuweka malengo yako wazi kuhusu ni nini ambacho mwisho wa siku unafaa kuwa umeweza kukitimiza. Hivyo inakupa uwezekano kwamba una uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwa umeakifia hicho jambo ambalo unalotaka kuafikisha. Hivyo kwangu binafsi mimi ni mtu ambaye ninapanga kazi yangu ipasavyo ninapanga kazi yangu kulingana na jinsi ambavyo navyofaa kuifanya naipanga kulingana pia na jinsi ambavyo hiyo kazi ina dharura hivyo kwa mfano ukija kwenye kazi isiniwie ugumu kwani mimi kabla kulala usiku kama leo nahakikisha kwamba siku ambayo inayofuata nimeweza kuweka malengo yangu wazi nimeweza kujua kwamba kesho naamka saa ngapi, kesho nafanya swala hili fulani na hili lingine hivyo kupanga kazi yangu inalingana sana, inaanzia kutoka siku moja kabla hiyo siku kufikia hilo linanipa muda mrefu sana, linanipa muda mwafaka kwa kuhakikisha kwamba siku itapokuwa ikianzia, nina lengo ambalo kwamba ninafikisha kwamba ni lazima nikuwe nimeamka wakati fulani na fulani hilo linanipea uwezo sana kuhakikisha kwamba unanipa muda wa kuwa kwamba nina uwezo wa kufanya shughuli fulani ama ile nyingine kwa wakati unaohitajika hivyo kuniwezesha sana kuhakikisha kwamba malengo yangu ambayo niliyo nayo kwenye akili. Nia ambayo nimeiweka dhamira kwamba na lengo ambalo nimeenzi kulilenga ambayo nitalolifanya siku ambayo inafuata litakuwa wazi, na itakuwa kwamba halitanitatiza sitapitia tatizo lolote pale ambapo nitapokuwa nikihitaji kuweza kulitimiza kwa wakati hivyo si swala tu la kusema kwamba ninajipanga. Haifai kuwa hivyo. Ninajua kwamba lazima nijipange ndiyo lakini jinsi pia nitakavyoutumia muda wangu ni kitu cha maana kuupangia muda ni kitu cha maana lakini jinsi ambavyo utakavyoutumia na jinsi ambavyo utakavyofuata hiyo ratiba uliyoitumia ndicho kitu cha maana sana. Kwa mfano mimi ninahakikisha kwamba kila kitu, kila jambo ambalo limeingia kwenye akili yangu na nikalipanga, nikajua kwamba linafaa kufanywa kwa swala hivi ama hili lingine nahakikisha kwamba mwisho wa siku lazima nikuwe nimeliafikia kwani kuliafikia siyo swala tu la kusema kwamba ni wakati na muda la hasha huhitaji kila mtu binafsi kujituma kwa jinsi ambavyo anavyohitaji pale unapohitaji kulenga na una lengo maalumu kuhakikisha kazi yako imeweza kuafikiana vyema unahakikisha kwamba umeweza kujipanga na jinsi ambavyo unavyojipanga hiyo inakusaidia kujua jinsi ambavyo utakavyoweza kuafikia. Iwapo malengo yako ni duni jua kwamba itakuwia ugumu sana kuafikia jambo ambalo maalumu ambalo kwa wakati mwingi huwa rahisi kwa mtu ambaye ameweza kuweka malengo yake wazi hivyo kwa wazo langu ni kwamba kila siku kabla kuanzia siku mimi ninahakikisha kwamba nimeketi chini, nikajua kwamba kihisia hainibidi niweze kuandika la hasha naweza kuketi chini na kwenye mawazo yangu nikaweza kujua kwamba siku ambayo inayofuata lazima nitimize swala fulani ama hili lingine. Lazima aidha nifanye shughuli ambayo inahitajika na hivi ama vile vingine hivyo inanipea motisha sana kwa kuweza kufanya jambo kwa urahisi. Inanipea motisha kuhakikisha kwamba kabla hiyo siku kutimia kabla hiyo siku kuweza kufikia mwishoni nimeweza kutimiza swala fulani ama hili lingine. Hivyo, si swala tu la kusema kwamba umetimiza nini la hasha ni swala la kujua jinsi ambavyo nimeweza kutumia muda wangu vyema ni swala la kujua malengo ambayo yanahitajika kwenye kazi nimeweza kutimiza na kweli pale ambapo umeweza kuweka malengo kwa wazi inakuwia urahisi sana. Kuweza kutimiza malengo ya aina tofauti tofauti. Kwa mfano, hauwezi kumlinganisha mtu ambaye aliye na akili ya kusema kwamba atafanya swala fulani na lile lingine kwa wakati huu na jinsi hii huyo ni mtu aliye na ratiba ya kila kitu na hauwezi kumlinganisha na mtu ambaye amejigia tu kazini bila bila mpangilio bila kitu cha kufuata. Hivyo, mimi napenda sana kujipanga kazi yangu na hujipanga kulingana na siku na aina ya kazi ninayoifanya kila siku.

Kwa kweli kazini mahali ambapo mtu uhitaji motisha ili kuweza kumsaidia sana katika maisha yake. Unajua iwapo hakuna motisha jua itakuwa ugumu sana kuweze kutekeleza haina fulani ya kazi. Kwa mfano hauwezi kumlinganisha mtu aliye na motisha kuweza kufanya swala fulani na mtu ambaye anafanya tuu bila kuwa na motisha na motisha ni wa haina tofauti tofauti. Motisha ambao mimi unanifrahisha sana ni hule wa kupewa mapato kulingana na bidii ambao unaitia. Kwa mfano ukiangalia mwisho wa mwezi kwenye kampuni yetu bosi huwa anatutia motisha sana. Anatuambia kwamba kila mwisho wa mwezi kwamba kuna haina fulani ya pesa ambacho kiwango fulani kimeweza kutengwa ili kuweza kuwasaidia wafanyakazi kuweza kukuwa na maisha bora katika kwenye kazi. Hivyo ni kitu ambacho ufanya kila mfanyikazi kujihisi kwamba huyu ni bosi ambaye anatujali huyu ni mtu ambaye tunafaa kufanya kadri ya uwezo wetu wote kuhakisha kwamba biashara yake inaendelea vyema hauwezi kulinganisha na kampuni ambapo wafanyakazi wanakaa tu wakitegemea mshahara. Ndiyo watafanya kazi vyema ila watafanya kulingana lengo la mshahara wao. Kulingana la jinsi ambavyo mshahara wao ulivyo hivyo ndivyo itawawia ugumu pala ambapo utawambia kwamba haidha waongeze masaa ya kufanya kazi. Ilo litakua tatizo sana kwao na si kwao tu hadi kwenye akili yao. Hivyo nivyema kutambua kwamba kila mtu ni mtu anahitaji motisha na nini kinachokupa motisha kazini? Kitu ambacho kinakupa motisha kazini. Sana uweza kulingana, kuna wale kila mtu huwa na kitu ambacho kinampa motisha. Kuenda pi, kuenda tu kwa kazi, sikitu cha kutosha, la hasha, pia wafanyakazi ambao mnaweza kuwa mnahusiana nao, inaleta maana sana katika kila mtu. Hivyo, mimi upenda sana pale ambapo, ninaenda na kukaa karibu na mtu ambaye ananipea mawaidha. Hadi pia kwenye kazi kitu kwa muhimu sana kitu ambacho kinanipea motisha ni ile harakati ya kwamba kwa mwisho wa mwezi kuna kikundi fulani ama kuna kipato fulani ambacho nitaweza kuongezewa na bosi, hivyo ni kitu ambacho unanisaidia kwamba ninajitia bidi sana ninahakisha kwamba nimeweza kutekeleza wajibu wangu ipasavyo Ni meweza kufanya shuguli maalum ambayo inanihitaji kwa huo wakati vyema. Hivyo, inaniwia uraisi sana kuweza kukuwa na wakati mraisi. Pale ambapo ninapokuwa nikiongea na bosi. Pala ambapo nitakapokuwa nikipeleka matokeo ya kazi yangu. Inaniwia uraisi sana. Hivyo, nivyema kuhakisha kwamba jinsi na kitu ambacho kina kupea motisha kuwa tofauti na kile ambacho kinampa mtu mwingine motisha. Kwa mfano tunajua kwamba kampuni hasifanani tunauelewa kwamba kampuni yangu ilivyo hivi sivyo kampuni nyingine ilivyo hivyo lazima tuelewe na tuweze kujua pale ambapo mtu anapoitaji msaada na pale ambapo mtu anapohitaji motisha. Unajua mtu anahitaji motisha ni mtu ambaye ukimpa huo motisha kwa kweli hatakupa matokeo bora. Matokeo ambayo kwa kweli utajua kwamba motisha una nguvu sana kuliko mshahara na sio haufai kutegemea pale ambapo unaona kana kwamba wafanyikazi wako wanashindwa. La asha, unafaa kuhakikisha kwamba, pia pale ambapo unapowaona kwamba wafanyikazi wako wanaendelea bora, wafanyikazi wako sawa, unaweza kuwapea motisha na sio lazima ukue motisha wa pesa, kuna haina tufauti tofauti ya motisha, lakini kwangu mimi mwenyewe napenda motisha wa pesa lakini sijasema kwamba, huu ndiyo pekee ulio motisha. La asha, kuna bosi ama kampuni fulani haina pesa za kutosha. Haidha, hiyo kampuni inaendelea kwenye hasara. Hivyo, kuweza kupeana motisha itawaweka kwenye hali mbaya sana. Hivyo, sivyema kuweza kuwapea motisha wa pesa kwa huo wakati lakini kuna motisha muhimu ingine ambayo unaweza wapa. Unaweza wapa pia motisha wa kuweza kuwapa maneno. Unawaambia kwamba, haidha, najua kwamba si najua mnafanya shuguli yenu lakini jinsi ambayo tunazoifanya. Tunaleta haidha tunaleta faida kidogo. Hivyo tuweza kujituma na mwisho wa siku zote. Tutakuwa na kitu chakuweka mfukoni. Hiyo ni ya haini ingine ya motisha. Sio lazima ikuwe motisha wa haina ya pesa pekee. La asha. Kila motisha uweza kuburudiwa. Kila motisha uweza kufurahiwa na wafanyikazi na kila mfanyikazi ufurahia motisha. Tofauti ikilinganishwa na hule mwingine. Hivyo ni vyema kujua kwamba motisha niwe.

Naam tunajua kwamba pale ambapo mtu anatumia mfumo wa usalama wa vidole ni kuonyesha tahadhari. Hio ni usalama ambapo unajua kwamba unaonyesha mtu kwamba iwapoutafanya hili jambo. Jua kwa wakati kwa hali kubwa sana hili jambo utakuletea maafa. Hili jambu kwa kiwango kikubwa sana kitakuletea maangamizo. Hivyo, ukiona mtu anakunyoosha ya kidole, unajua kwamba hilo swala ambapo aitha umelifanya, ama unalotaka kulifanya, si jambo jema, na inaeza kwa sio jambo jema kwako tu bali pia kwake. Hivyo, ukiona mtu anakunyooshea kidole, inamaanisha kwamba, anajali usalama wako, anajali usalama wake pia. Hivyo, ni kitu cha kujua kwamba, mtu kutumia usalama wa kidole, ina manufaa sana. Ina manufaa pale ambapo, kuna mtu ambaye unaeza muambia mambo kwa kutumia mdomo, anaona kana kwamba, hilo jambu unalomuambia ni la uongo. Hivyo kumnyooshea ama kutumia kidole kwenye usalama ni kitu cha maana sana na hivyo kama unanuliza kama napenda kutumia mfumo huu. Kwa kweli ni wazi mimi ni mtu ambaye ninapenda kupea mtu tahadhari. Ninapenda kujulisha mtu kabla ya jambo kuweza kutendeka na iwapo huyo mtu anayuia ugumu sana kunisikiliza mambo ambayo naambia kutumia mdomo wangu. Itanibindi sasa nitumie mfumo wa usalama wa kidole. Huu ni mfumo ambavyo una unamuonya mtu dhidi ya kufanya swala fulani kwani unajua kwamba iwapo hilo swali litaeza kutakelezwa. Unauhakika hivi kadri ya hivi mia kwamba hilo jombo litaeza kuleta swala ambalo aitha linaeza kuleta sitofahamu kati ya watu aitha hilo jambo litakuwa na tahadhari tofauti tofauti linaeza kuvuja usalama eitha wako ama ule mtu ambaye anayoshiriki. Hivyo, mimi napenda sana kutumia huu mfumo na sio tu kutumia nahakikisha kwamba ninautumia upasavyo. Sio tu kunyooshea mtu kidole, burebure, la hasha. Ninahakikisha jinsi ambavyo navyotumia huu mfumo. Ni kuweza kuhakikisha kwamba kila mtu anaye anaye jaribu kupita mizizi. Ule mtu ambaye anajaribu kuongelea swala ambalo kwa muda mkubwa sana hilo swala lina uwezo kwamba litamletea madhara hapo ndipo napotumia mfumo wa usalamu wa vidole. Ninahakikisha kwamba nimemtahadharisha kwani tahadhari ni njema kuliko pale ambapo ninapogonjea swala fulani lieze kutendeka ili niweze kumuambia kwamba ningependa sana kuonya lakini sikuweza. Hivyo ni kana kwamba ni mfumo wa kuweza kutofurahia jambo ambalo limeweza kutokea. Hivyo, kwangu binafsi mimi ni mtu ambaye ninapenda kuonya na kutahadharisha kabla jambo fulani kuweza kutokea na hiyo ndiyo hatua ambayo mimi najua kwamba inanisaidia sana na hilo ndilo jambo na hiyo mfumo ambao unanisaidia kila siku. Kujua kwamba, iwapo utafanya swala hili yalikuwa nmekunyooshea kidole. Inamanisha kwamba, wewe si msikivu. Wee ni mtu ambaye ulienda mbele bila kujali jinsi ambavyo hilo swali litaniletea madhara. Hii bila kujali jinsi hilo swala aidha nitaeza kufanya wewe mwenye ujiisi kwamba ni mchovu. Hivyo mimi nahakisha kwamba nimetumia njia zote za usalama na kutumia njia moja ni kutumia mfumo wa usalama wa vidole. Hilo kwa kweli ni njia sana ambaye usalama ambaye huonekana inaeza kutumika na watu wengi kuikubali. Siyo tu katika maisha, bali pia katika serikali. Unaona sera mtu ambaye kama vile polisi ana akikunyooshea kidole. Jua kwamba kuna pahali ambapo unonekana una unajaribu kuharibu na kidole hutumika kama ishara kuonyesha amekupa nafasi ya mwisho. Hivyo mkiona mtu akikunyooshea kidole jua kwamba uyo ni mtu aliye na maarufu. Ni mtu aidha alijaribu jambo ambalo ulifanya. Anajua kwamba hilo jambo unalolifanya aidha linaeza kuendana kufanya kosa fulani na hivyo, ukiona anakufanyia nyooshea anatumia mfumo wa kukunyooshea kidole. Hilo, sio tu lawama kuna wengine huona kama kunyooshewa kidole ni lawama. La, hasha kwa upande moja ni lawama. Pale ambapo, umeweza kufanya swala bila kujisisha mtu pale ambapo, aidha nilikuwa nimekuambia kituuka. Ukakieza kuchukulia kama cha mzaha. Hivyo, kunyooshea kidole, utaona kama ni lawama na hivyo ndivyo itavyokuwa, iwapo nilikuambia usifanye jambo na ukaenda mbele ukakita mizizi na ukafanya kwa kweli, utakua kwamba umeweza kuvunja usalama na kwa nikijibu swali, je unatumia mfumo wa usalama wa vidole naam.

Kwa kweli, hali ya umeme kukatika, ni jambo ambalo huwa ni jambo la kuudhi. Kwa mfano pale ambapo, unapokuwa ukifanya swala fulani. Umeme kupotea, ni kitu ambacho, huwa ni cha kawainda. Na siyo tu cha kawaida, ni kitu ambacho kinaeza kukuhadhiri sana. Iwapo wewe ni mtu ambao unoatumia vifaa vyako vya kielektroniki. Hivyo, pale umeme unapopotea ndio unafaa kuwa mtu ambaye unajua. Unakua maarufu. Unajua iwapo umeme unapotea wakati huu, ninafaa kuwa na kifaa kingine ambacho kinanisaidia kuweza kuifadhi iwapo ni moto, huo utakusaidia pale ambapo wengine wanataabika. Hio ndio inaitwa ubunifu. Mtu anafaa kuwa mbunifu pale ambapo, anajua aitha hili ni swala ambalo linaeneza kufanya mtu anaeza kushindwa kufanya kazi yake vyema. Na kwa kweli, pale umeme umeeza kupotea, hukuwia ugumu sana kuweza kutekeleza swala fulani ama lile lingine. Hio ndio maana, ninasema kwamba mimi binasi ni mtu ambaye najali jinsi ambavyo ninavyofanya mambo. Hivyo nafaa kuwa mtu mbunifu, nisitegemee umeme kila wakati. Kana kwamba leo, nilikuwa na muda mwema sana kufanya kazi mtandaoni. Lakini, kwa upande mwingine, umeme ukaeza kupotea. Na pale ambapo umeme hupotea, kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya ni kuhakisha kwamba, simu yangu, je ina moto wa kutosha? Vifaa vyangu vya kielektroniki, je, vina uwezo wa kuweza kustahimili wakati ambapo umeme umeweza kupotea? Na kwa kweli umeme hupotea kwa sababu ya tatizo tofauti tofauti. Kuna pale ambapo kuna kuwa na shida katika jinsi ambavyo umeme umeweza kutengenezwa, na pia kuna pale ambapo pesa ambazo ulikuwa umelipia zimeweza kuisha. Hivyo, mtu anafaa mimi natambua kwamba inafaa kuwa kila wakati niko makini. Nafaa kuwa kila wakati nimeweza kukua stadi. Najua kwamba, uwepo utapotea wakati fulani. Nafaa kuwa na kifaa ambacho kitanisaidia, kitaniwezesha kufanya mambo yangu tu kawaida. Hata kama umeme umeweza kupotea, hivyo, wakati ambapo tu umeme inapotea hivi, kwanza nahakikisha kwamba tarakilishi yangu, kifaa changu kina umeme wa kutosha. Kina moto iwapo kimechaji vyema. Hivyo, hunisaidia sana kuhakikisha kwamba, ninaeza kutekeleza kazi zangu ipasavyo. Na sio tu kazi, inaeza kunisaidia. Kwa mfano, kuna wakati mwingine ambapo umeme umeweza kupotea usiku. Ambapo umeme unapotea usiku, kwa kweli huwa changamoto. Kwani unajipata kwamba, hauwezi kufanya swala fulani vyema. Kwa mfano, kwenye nyumba inakua giza tupu, na iwapo hauna kifaa cha kuweza kumulika, itakuwia ugumu sana kuweza kutazama. Itakuwia ugumu sana kuweza kuona mbele. Hivyo ni vyema kujua kwamba, umeme unapokatika, unafanya swala gani? Unajua kwamba umeme unapokatika nafaa aidha kuweza kujisaidia na swala hili ama lile lingine. Ile hukupa motisha sana kuhakikisha kwamba, kila wakati unakua stadi. Kila wakati unakua mtu ambaye umejipanga, umejihami vyema. Unajua unafaa kufanya swala hili ama lile lingine, kwa wakati ambao unahitajika. Hivyo, ni vyema sana kuweza kuhakikisha kwamba, unajielewa wewe binafsi. Una uwezo wa kujua kwamba, kila mtu ana wakati wake, kila mtu anafaa kufanya swala fulani, jinsi ambavyo inahitajika. Hivyo, mimi ni mtu ambaye hujali sana. Na ninathamini kwamba, umeme una nafasi yake. Umeme ni kitu ambacho kinafaa kutumika jinsi ambavyo kinavyo kuja. Na unajua kwamba, umeme iwapo utapotea, nina njia maalum ambayo naeza kujikithi nayo. Nina njia ambayo naeza kupinga huo, ninaeza kujisaidia pala ambapo kuna tatizo. Hivyo ni vyema sana kila wakati kuwa stadi. Kila mtu anafaa kujua kwamba, kuna uwezekano kutokea kitu. Na pale ambapo pia umeme unapotea, ninahakikisha kwamba, nina kifaa ambacho kina moto wa kutosha. Nina kifaa aidha cha kuweza kumulika, nina kifaa aidha cha kuweza kuhakikisha kwamba kinatia hadhi. Na pia kwenye nyumba yangu, nina jenereta. Kifaa ambacho kinanisaidia kutoa moto. Kutoa ina ya nguvu za umeme pale ambapo umeme umeweza kupotea. Hilo hunisaindia sana kuhakikisha kwamba, ninaendeleza shughuli zangu kama kawaida. Ninaendeleza shughuli zangu bila kuweza kupitia changamoto ambazo, hutokana na ukosefu wa umeme. Na kwa kweli, umeme ni kitu cha maana sana. Na umeme huweza kusaidia kujua iwapo, una uwezo wa kutekeleza swala fulani ama lile lingine upasavyo. Na pale ambapo unapopotea, unaeza kuadhiri sana utenda kazi wako. Unaadhiri sana jinsi ambavyo unavyofanya.

Kwa kweli, mimi naishi chumba kidogo, siishi chumba kikubwa sana, na hiki chumba ni chumba ambacho kiko katikati ya mji. Hapa ni chumba ambapo, ukiangalia upande wa kaskazini, ni meweza kuzungukwa na chuo kikuu cha karatina. Hiki ni chuo ambacho kiko nchini Kenya. Ukiangalia pia wakati kwa upande mwingine wa magharibi, nina chuo kingine ambacho, kimeweza kunizunguka. Upande wa kusini ni naangalia kwamba ni meweza kuzungukwa na kituo fulani cha polisi. Hivyo mi pale ambapo nina poishi ni pahali ambapo pana usalama wa kutosha. Kwani upande wa kusini nina polisi upande wa kulia kwamba unaona kwamba kuna kuna njia fulani ambayo inayopita kama ya usafiri. Hivyo ni chumba ambacho na jua kwamba kiko na usalama wa kutosha. Pia ukiingia kwenye chumba changu, kwenye mandhari ya hapo nyumbani napokaa, utafurahia. Ni pahali ambapo kwa kweli, ukiingia unajisikia kwamba, ni pahali safi. Ni pahali unaeza kufurahia sana, kuweza kufanyia shughuli zako. Kwani, kuna amani, ni pahali ambapo unapoingia unajihisi kwamba, ni pahali tulivu iwapo ukona msongo wa mawazo, unaweza kutumia mandhari yapo, kuweza kujiondolea msongo huo wa mawazo na kuhakikisha kwamba akili yako imeweza kurudi katika uhalisia wake wakawaida. Akili yako imeweza kupata utulivu. Na hilo ndilo jambo lamaana sana kuhakikisha kwamba kila baada ya kazi, kila baada ya kufanya shughuli moja ama ile nyingine. Akili yako imeweza kurudi kwa njia ambayo inahitajika. Kwa mfano unapale ambapo unapojipata kwenye kazi kwamba umeweza kuzidiwa. Unajipata kwamba kwenye kazi unamsongo mkubwa sana wa mawazo. Hivyo unapokuja kwenye mazingira yangu utajipata kwamba umeweza kufurahia mandhari ya mazingira hapo. Kwani kuna kila mahali kwamba kuna uwezo wa kuweza kujituliza. Unaweza kushiriki ni aina gani ya nyumba unamoishi. Kwa kweli mimi naishi nyumba ambayo imejengwa na mawe. Na ni nyumba ambayo kwa upande zote umeinuliwa na mawe. Huko juu inabati la samawati. Na hilo bati huweza kuzuia dhidi ya jua kali na dhidi ya mvua. Na pia ndani imeweza kurembeshwa kwa rangi tofautitofauti. Imeweza kurembeshwa na rangi ya kijani ambayo imeweza kupakwa huko juu. Na kaa ukikuja kwenye ukuta imeweza kurembeshwa na rangi ya samawati. Ni rangi ambayo una kwa kweli. Ni rangi ya kuvutia kila mtu anapoingia kwenye chumba changu. Labda unaweza kueleza mazingira ya eneo lako. Naam mazingira ya eneo langu ni kama nilivyo sema. Nimeweza kuzungukwa na aina tofauti tofauti ya vituo. Ni unapotoka tu kwenye chumba changu. Unaweza kufurahia aina ya kijani kibichi. Unaweza kufurahia nyasi ambayo imeweza kulelewa vyema. Nyasi ambayo haikauki hadi wakati wa mvua hadi wakati wa jua kali. Hivyo inakupa moyo kuendelea kufurahia mandhari ya mahali ambapo napoishi kila wakati. Je unakumbuka ni lini ulihamia mahali hapo naam. Na kumbuka kwamba ni lihamia mahali hapa. Ikiwa tarehe moja januari mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. Na hapa ni lihamia kwa sababu kuna utulivu. Ni mahali ambapo ni lihamia pia ili niwezeshe kuweza kufanya kazi vyema. Na kuniwezesha pia kuweza kuingilia kwenye masomo yangu ipasavyo. Na siyo tu kuingilia kwenye masomo yangu ili nisaidia sana kuhakikisha kwamba nina utulivu wa akili nina utulivu na kujua kwamba mimi sasa ni mtu binafsi ni mtu ambaye anayeweza kujitegemea mimi binafsi bila kuhakikisha kwamba kila wakati na mtegemea mtu fulani ama ule fulani ili niweze kufanya swala hili ama lile lingine ungependa kueleza ni nini unachokipenda kuhusu eneo langu kweli kuna aina ya vitu vingi ambavyo navipenda kuhusu eneo langu la kwanza nilisema ni usalama ni mahali ambapo ni salama. Ni mahali ambapo unahakikishiwa kwamba ni vigumu sana kuweza kupata mali yako iwapo yameibiwa. Kuweza kupata kuweza kupatana na ajali kama vile kuibiwa ama vitu tofauti tofauti. Na pahali ambapo pia napenda jinsi ambavyo kuna mandhari ya ya utulivu. Mandhari ya kukusaidia, kuweza kupunguza, hisia. Pahali ambapo una msongo wa mawazo. Pia unahisi salama na raha mahali unapoishi. Naam nimesema kwamba upande wa kusini nimeweza kuzungukwa na kituo cha polisi. Upande wa kulia pia nina njia ambayo inanisaidia sana kuweza kuweza kuingia kwenye kituo cha polisi na kutoka. Hivyo nikisema kwamba ninaishi pahali salama. Ninajua kwamba nipahali ambapo kuna raha na mahali.

Naam kusema kweli, vitu kununua vitu mtandaoni kuna manufaa na pia kuna hasara ambazo kwa muda mwingi, mtu ambaye ana uelewa wa mambo inamuia hugumu sana, inaeze kumsababishia msongo wa mawazo. Ndiyo nikianzia ni mimi mtu ambaye nimezoea kununua vitu mtandaoni na najua kununua vitu mtandaoni kuna manufaa. Kwa mfano pale ina kusaidia kwamba unaeza kupata vitu kwa urahisi unaeza kununua kifaa ukiwa kwenye nyumba yako. Kitu takachofanya tu ni kuweza kufanya malipo hicho kifaa baanda ya masaa ya kichache ya hicho kifaa kitaweza kuingia kwenye nyumba yako. Utakuwa nacho kwenye mkono. Hivyo ni vyema kujua kwamba mimi ni mtu ambaye nina hakikisha kwamba ninaelewa jambo ninaelewa mambo kabla ya kuweza kuyafanya. Na mimi ni mtu ambaye nimezoea kununua vifaa kwenye mtandao. Naam kama nilio sema ni mtandao una manufaa mengi sana. Nikianzia ni tasema kwamba mtandao unakusaindia kuweza kununua vitu kwa urahisi. Inakusaidia pia kuweze kupata vitu kwa bei ya urahisi. Kwa mfano, hauwezi kulinganisha na mtu ambaye anaenda kwenye duka. Kwa kweli, pale kwenye nduka, unaeza kununua kifaa na kukipata kwa mdo uo huo ambapo unauhitaji. Lakini, pia bei bei yake ni gali. Unapata kwamba, unanunua kifaa ambacho kwa mtandao kinauzwa taslim, hivi elfu ishirini. Lakini, ukienda kwenye nduka, unakinunua elfu ishirini na tano. Si unaona kwamba umlatumia shilingi elfu tano juu yake. Lakini pia jinsi ambavyo unavyo kiitaji diyo itakavyoweza kutambua iwapo utanunua hichokifaa kwa wakati unaohitajika ama utangojea andi hicho kifaa kieze kufika kupitia mtandao pili jua kwamba mtandao umebuniwa na mtu binafsi ili kueze kusaindia wengine na kueza kusaindia pia wauzaji kueza kufanya kuuza vitu vyao kwa urahisi. Na hivyo pale ambapo unaponunua kitu kwenye mtandao. Jua sio tu wewe unayepata fainda bali kila mtu ambayo anashughulika hapo. Anapata pia fainda. Watu ambao kuna aina tofautitofauti ambao wameshugulika kwenye mtandao huo ili hichokifaa kiweze kukufikia mahali ambapo ulipo. Na kila mtu inamuitaji kwamba atapata. Mwisho wa siku atapata fainda kulingana na hichokifaa ambacho wameakifisha kwamba kiweze kukufikia. Hivyo, kwangu binafsi, mimi ni mtu ambaye nahakisho kwamba, ninapenda mtandao, napenda ununua vitu kwenye mtandao, na siyo tukununua, ninaeza kujithibiti jinsi ambavyo, ninaotumiwa mtandao. Kwani, sikila wakati ambapo, unanua vitu kwenye mtandao, hivyo vitu vinakuletea fainda. Kuna wakati ambapo, hivyo vitu vinakuwa na vinakupea msongo wa mawazo. Kwako unajipata kwamba, uo wakati unatatizo fulani. Uo wakati aitha unapitia kitu ambacho kinakuyo ugumu. Kwa mfano, unaeza kununua kifaa na kije kikaharibikia kwako. Kwa mfano, nakumbuka kwamba, kuna kifaa ambacho kipo kwenye kando yangu sasa hizi. Hicho ni kifaa ambacho nilipoingia tu kwenye duka ambaye inaitwa jumia. Nilikitamani, na kwa kweli nilikitumia vyema mwezi wa kwanza. Lakini mwezi wa pili kilini garimu taslimu elfu tano na mia nne ili kuweza kuhakisha kwambw kimetengenezwa mara ya pili hii imeharibika tena. Kina nigarimu elfu mbili. Hivyo unaona kwamba ni kitu ambacho kila wakati kina kuwa kana kwamba kina nigarimu. Hivyo hivyo hizo ni hela ambazo ningeiwapo nauwezo kuzitumia. Naeze kuzitumia pia kununuw kifaa kingine. Hii ni kitu ambayo sielewi. Ni kitu ambayo kwa kweli inanitia hamu inanitia kitu ambacho kina nikasirisha sana kwani najua kwamba hicho kifa iwapo ningetumia muda wangu vyema na kuwenda kukichu kununua mahali flani kwakweli ningepata kifaa ambacho kinaendana na hali yangu ya pesa kinaendana na aja ambayo ni lio nayo iyo iyo kununua kifaa kwenye mtandao ni kitu ambacho kwa kweli singe kubali singe pena mtu akipende kwani mtandao ndiyo unakufanyia kitu rahisi lakini unajua kitu ambacho una uziwa. Ni kitu ambacho kimerudishwa na mtu mwingine. Hicho kitu ukieza kutengenezwa kika ambapo chukilikuwa na marakebisho. Baada hicho kitu kutengenezwa hicho ndicho ukuja kuuziwa kitu ambacho ni mbovu. Unaeza kuuziwa kitu ambacho kwa kweli kina kuharibikia wewe mwenyewe. Ivyo ni vyema kuhakikisha kwamba kitu ambacho nacho kinunua kwamtandao ni kitu ambacho hakina manufaw. Ni kitu ambacho kita kuja kuharibikia kwa nyumba yako. Ni kitu wambacho mwisho wa siku kita utaweza kujua kwamba iki nikifaa ambacho, hakina manufaa kwangu. Nikifaa ambacho kimeweza kunigarimu pesa tasilmu. Mwili sikuweza kukakifikia.

Kwa kweli kiongozi ni mtu anayefaa kuwa na sifa mzuri sana ili kuweza kuchukuliwa kama kimfano kwa watu wanaowaongoza. Unajua kwamba kila mtu anategemea kiongozi kabla aeze kutengeneza suluhu ama aeze kuwa na wazo fulani kuhusu jambo fulani ama ile lengine. Hivyo sifa za kiongozi ni zinafaa kuwa sifa ambazo zinaeza kuweza kuchukuliwa na wengine. Sifa ambazo kila mtu anazitamani. Hivyo kwa mfano, tukichukulia sifa ya kwanza ya kiongozi ni sifa ya kuhakikisha kwamba ni mtu mwenye heshima. Kwa kweli, tunajua kwamba heshima ndicho kitu ambacho huweza kudumisha kila ufanifu. Pala ambapo unapokuwa na heshima unahakikisha kwamba unamheshimu mtu anayekufanyia kazi na anaye pia kwani heshima ni mkondo miwili kwamba ukimheshimu naye atakulipa kwa jinsi ambavyo ulivyomheshimu atakulipa vivyo hivyo. Ukona uwezo kwamba utajua jinsi ambavyo utakavyoweza kukulipa navyo. Iwapo ulimheshimu, ukimheshimu pia mlinda lango wako, ukimweshimu katibu wako kama bosi ama kiongozi, unajua kwamba hapo ndipo atakavyo kuheshimu zaidi. Pili, unajua kwamba kiongozi mwema ni kiongozi ambaye aliye na nidhamu. Ni kiongozi ambaye haingililii mambo kwa upana. Anajua ni jinsi ambavyo, suala fulani linafaa kutatuliwa. Anajua iwapo ili suala linahitaji mtu mwingine aweze kujihusisha. Kwa fano pale ambapo, anakuwa na suala ambalo ni la kumtatiza pia anaonyesha nidhamu ya kiwango cha juu. Anaonyesha kwamba, siyo lazima kila mahali uweze kutoa makasiriko. Kwa mfano kuna wakati ambapo, unapokua kwamba bosi ama kiongozi, ameeza kushikana mahali fulani anaeza kupitia tatizo hili ama ile lingine. Hivyo inambidi kwamba kama kiongozi mzuri anahakikisha kwamba anahimili, anasimama na anahakikisha kwamba kitu anachokifanya ni kitu ambacho kilicho na nidhamu. Ni kitu ambacho kinaonyesha sifa ya kuwa na mtu ambaye anaweza kuaminika mtu ambaye anaeza kuchukuliwa kama mfano na wafanyikazi wake. Tatu, bosi ama kiongozi ni mtu ambaye anafaa kuwa na sifa ya kueza kujituma ile hali ya kueza kutia bidii. Pale ambapo kila kazi anayoifanya, anaifanya kwa umakinifu, anaifanya akijua kwamba hii kazi ndiyo wengine wanafuata kama kielelezo. Iwapo atachukulia kwa mzazaa ama akose kukua makini pale ambapo hiyo kazi inamuhitaji. Kwa kweli mwisho wa siku pia wafanyikazi wake watajipata kwamba wanafuata hiyo sifa. Hivyo ni kama kiongozi unastahili kuwa na sifa ambazo watu wengine ama wafanyikazi wako wakiziona wanafuraia. Wanafuraia sana kwamba wangetaka pia nao wawe kama wewe. Kwani wewe ndiyo unaonyesha picha jinsi ambavyo ufanifu ulivyo. Pale ambapo kiongozi aidha anaonekana mvivu pale ambapo kiongozi anaonekana kwamba ameshidwa na suala fulani ama hili lingine kwa kweli inaonyesha picha mbaya sana kwa wafanyikazi wake. Unajua kwamba ufanyikazi ndiyo wanamtegemea kama kielelezo. Wana wafanyikazi wanamtegemea kama mtu ambaye iwapo watafanya suala ambalo analolifanya bilo suala kwamba lipo sahihi hiyo jambo ambalo wanalifanya kwamba linaleta ma faida sana. Na hivyo iwapo kuna mfanyikazi pia angetaka aidha kuanzisha biashara yake. Ama pia angefurahia wa angepandishwa hathi kwamba anajua aina ya sifa fulani ambazo anafaa kuwa nazo. Na hizo sifa atazitoa kutokana na viongozi ambao mwameweza kuwa nao. Unajua pia kiongozi ni mtu ambaye akitoa wazo lake ni wazo ambayo lililo na nguvu sana. Hivyo ni kiongozi anafaa kuwa na sifa kwamba yeye ni mtu makinifu. Kila jambo analolisema anakuwa kwamba ameeza kujua na akawaza jinsi ambavyo litakuwa na madhara aina flani aidha litaeza kuleta adhara ambaye ama litaeza kuathiri wengine jinsi ambavyo haifraishi. Pale ambapo anajua kwamba hili suala inaleta athara fulani na fulani ana uwezo wa kueza kutambi na kueza kujua jinsi ambavyo anavyoweza kujikinga dhindi ya pale ambapo linaweza kuwa na madhara mabaya. Hivyo kiongozi anafaa kuwa na sifa ambazo ni sifa za kupigiwa mfano. Ni sifa ambazo kila mfanyikazi wake angefurahia sana na natambi kuwa nazo kwa kila ila kiongozi.

Kwa kweli pale ambapo mtu anapokuwa akisafiri, anafaa kuwa na jinsi ambavyo anaweza kujua mfumo ambao anafaa kupitia. Unafaa kujua jinsi ambavyo ama njia iwapo hujawahi safiri nayo, kuna aina tofauti tofauti ambazo zinakusaidia kujua mwelekeo. Kwa mfano, kuna ramani, kuna GPS, hizi ni vifaa ambavyo ukivitumia kwa kweli vitakusaidia sana kuweza kujua na kuwa na mwelekeo fulani wa mahali ambapo unapokoelekea. Hivyo, ni vyema kuhakikisha kwamba angalau unajua ama una uwezo wa kuweza kukitumia kifaa kimoja. Hivyo, mimi pale ambapo ninapokua nikitumia kutembea ama kuwa kwa usafiri naweza kutumia vifaa hivi viwili vyote. Na pale ambapo navitumia kwamba vinatofautiana. Kuna wakati ambapo unapohitajika kutumia ramani na kwenye GPS. Ramani ninaitumia pale ambapo kwa mfano kuna msongamano mkubwa sana. Pale ambapo kunajua kwamba kuna aina kwa mfano nikitaka kujua kwamba chumba fulani kiko wapi na kwa urahisi unajua kwamba ramani ndiyo kitu ambacho kitakuwezesha unajua ramani inakupeleka hadi pale ambapo hicho chumba chenyewe kiko. Inakusaidia lakini itakubidi wewe mwenyewe kuwa na uwezo wa kuisoma ramani. Itakubidi wewe mwenyewe ukuwe ni mtu ambaye una umakinifu na una kiwango kikubwa sana cha kuhakikisha kwamba una ueleo wa ramani ramani siyo tu kusema kwamba ni kuisoma la asha huwezi kuifuatilia kutumia vidole unafaa kuwa kwamba una uwezo wa kuweza kuisoma kuifikiria na kuweza kujua jinsi ambavyo ramani ilivyo hivyo ni vyema sana kujitambua pale ambapo hauna uwezo wa kusoma ramani kwa kweli GPS ni mfumo mwingine. GPS ndiyo mimi hupenda kutumia sana, kwani GPS imeweza kusaidia sana katika ubunifu, imesaidia huu ni teknolojia ambayo sana inafanya usafiri unakuwa rahisi. Pale ambapo kwa mfano unaendesha gari lakini hujui pale ambapo unapokwenda GPS ndiyo inakuwa kwamba ni kitu cha kwanza kukimbilia. Ni kitu ambacho kinakusaidia kujua jinsi ambavyo utakavyoweza kupitia mahali ambapo hauna hauna uwezo la kujua ama hujui haujawahi pitia tena hivyo GPS ndiyo inakuwa rahisi sana kwani GPS ina uwezo wa pia wa kutoa sauti inakueleza kwamba iwapo umefika inakuelezea kwamba chukua mkondo huu uache ule mwingine inakuambia kwa mfano ingilia upande wako wa kushoto baada ya mita tofauti tofauti kwa mfano baada ya mita kumi ingilia upande wa kulia. Hivyo inakuwia urahisi sana ikilinganishwa na ramani ramani itahitaji akili yako itahitaji uwezo wako binafsi wa kuweza kufikiria na kujua jinsi ambavyo hiyo ramani ilivyochorwa. Inahitaji mtu binafsi akuwe na uwezo wa kuweza kujua kila swala ambapo lipo. Kila kitu ambapo kimeweza kuwekwa vizuri. Hivyo unapotumia ramani inatofautiana sana na mtu ambaye anatumia GPS. Mtu anayetumia GPS inamuwia urahisi sana kwani ana uwezo wa kujua pale ambapo amefikia pale ambapo amefika mahali amekwenda GPS inamwambia kwamba umeweza kuwasili salama inamwambia sauti zilizo kwenye GPS zinamwambia aidha umebakisha mita tofauti tofauti uweze kufikia ambaye ni tofauti sana na ramani ramani wewe binafsi ndiye utakayejua kwamba iwapo umeweza kufika ama iwapo pale ambapo unapokuona kwenye ramani unaiona kwenye nchi kavu ilivyo. Hivyo kwenye ramani na GPS ni vitu ambavyo kweli vinafanya kazi moja lakini moja inakuwa rahisi kuliko nyingine hivyo GPS inakurahisishia sana kazi zako. Inakurahisishia na kukupa muda bora sana kuweza kufanya shughuli moja ama nyingine kwa mfano inakuwia ugumu pale ambapo unaendesha gari na bado unatumia ramani. Lakini ukitumia GPS, kutumia sauti ambazo hutoka kwenye GPS inakuwia urahisi sana kuweza kuendesha gari na wakati huo mmoja tu unaweza kukuwa na umakinifu kwenye barabara kwa mfano pia ukiangalia aina tofauti tofauti ya ajali ambazo hutokea. Ajali nyingi hutokana na watu ambao wanatumia ramani ikilinganishwa na wale watu wanatumia GPS. Mtu anayetumia GPS inamrahisishia sana kuweza kufanya kazi mbili kwa usawa kwani unaweza sikiza na uweze kutazama barabara lakini kwa upande mwingine ramani hauwezi kutazama ramani na uweze kutazama barabara hivyo napenda GPS kuliko ramani.

Kwa kweli, watu utofautiana kitabia na tabia ambayo mtu anapenda kwa wengine utofautiana jinsi gani anavyo wachukulia watu ambao wanaofanya hiyo tabia. Hivyo, jinsi ambavyo inavichukulia watu wengine inatofautiana sana na haina yako ya ubinafsi. Kuna mtu anapenda tabia moja ama ile nyingine kutokana na suala moja ama ile lingine. Hivyo, tabia gani ambayo mimi napenda kwa wengine inatofautiana jinsi ambavyo pia tuna uhusiano nao. Kwa mfano, kuna watu ambao unaona kwamba, kuna tabia chanya, kuna tabia ambayo wanayoifanya kwamba, inakufuraisha. Na wengine pia kwa upande mwingine, kuna watu wanawaofanya tabia unajihisi kana kwamba, hawa tabia niya kufokea hii ni tabia ambayo unajihisi kwamba, hii ni tabia hifai haina kielelezo ni tabia haina mzizi ambayo inafaa kusimamishwa katika jamii. Hivyo mimi binafsi ninapenda watu ambao wana tabia maalumu. Sio tu tabia kusema kwamba wanafanya kila wakati la hasha. Tabia ambapo iwapo ata hatujaonana naye kila wakati. Ninauweza kuangalia kwamba naona mtu aliye na tabia njema. Ni pale ambapo naona ni mtu aliye na heshima, heshima ni kitu unajua kwamba ni mkondo miwili. Unani heshimu nami nikuheshimu. Hivyo mimi ufurahia sana kuona watu waliyo na heshima. Mimi ufurahia sana kuwaona pale ambapo kila mtu anamueshimu mwingine, anampa jinsi ya mawaidha fulani na ule mwingine anamheshimu naye. Hivyo, nivyema kuhakisha kwamba, unaniheshimu, nami nakuheshimu. Na pale ambapo napona mtu aliye na heshima kwa kweli, ananitia wazo la kuwa kwamba, ninaweza kufanya swala moja ama lile lingine. Hivyo ni vyema sana kuhakikisha kwamba ninahakikisha kwamba nina heshima ninahakikisha kwamba ni naweza kuweza kusimama kati ya wengi. Hivyo mimi binafsi ni mimi mtu aliye na heshima ni mtu ambaye ni najitambua ni najua athi yangu. Hivyo ninatambua na najua kwamba kila mtu tunaye endanisha naye. Kila mtu aliye anaye nifuata ama mtu ambaye ananifanyia kazi ama nafanya kazi fulani ama rafiki yangu. Anafaa kuwa tabia fulani ama lile nyingine. Pia kuna tabia nyingine pale ambapo unaona ni mtu aliye na nidhamu. Nidhamu tunajua kwamba ni moja wapo ya kuhakikisha kwamba mwishowe kuna mafanikio. Pale unapona mtu aliye na nidhamu. Una huakika na huyo mtu anaweza kukushawawisha kwamba uyo ni mtu anaye kuletea mafanikio kwenye maisha yako. Ikilinganishwa na mtu ambaye ana tabia ambazo si za kupigiwa mfano. Mfano mtu ambayo unamwona kila wakati. Haidha hako kwa vurugu na wengine. Haidha uyo mtu ni kuamba hawezi kujali matatizo ya wengine huyu ni mtu ambaye kwa kweli ama kwa kiwango kikubwa sana. Hafai kwenye urafiki wako. Ni mtu ambaye ukimpea nafasi. Uteweza ataweza kukuhudhi kwa urahisi sana. Kwani tabia ni kitu cha maana sana kwa kila mtu ambaye unapatana naye. Tabia ama jinsi mtu anavyojiendeleza. Ni kitu ambacho unafaa kutilia maanani sana. Sio kila mtu aliye na kitu au tabia chanya. Tabia ambayo inaitajika kupigiwa mfano ndiyo kitu ambacho mtu kila mtu anafaa kukihakikisha kwamba anafurahia kwenye marafiki wake. Hivyo kila mtu tunaye edanisha naye ninahakikisha kwamba ana uwezo fulani wakuweza kuhakikisha kwamba tabia zake. Ni tabia ambazo zilizo na heshima. Ni tabia ambazo niza kupigiwa mfano na wengine. Ni tabia mbazo nikiweza kuwendana naye kwa kweli nina uhakika kwamba mwisho wa siku sita kujipata pahali pabaya. Kweli tabia ya kimutu kweli uweza kuwa unajua kwamba inachangia pa kubwa hadi kwenye rafiki. Inachangia kujua uwepo urafiki wako naye ni fupi. Na pale ambapo unapojua kwamba rafiki yako ana tabia mbaya. Najua pia wewe haujaachwa nyuma iwapo rafiki yako ni mwizi. Kuna uwezekano wataslimu tisini na tisa tisini na nane kutoka kwa mia kwamba pia wewe ni mwizi. Hivyo haina ya tabia ambayo mwenzako aliyo nayo. Haina ya tabia ambayo rafiki yako aliyo nayo. Hiyo ndiyo tabia unafaa kujua kwamba ndiyo usishwa na wewe. Hiyo ndiyo tabia ambayo watu wanajua kwamba pia wewe unauwezekano mkubwa sana. Hiyo ndiyo tabia unayosimamisha na wengine. Hivyo nivyema kuhakikisha kwamba unaenda na watu walio na tabia ya chanya. Tabia ambayo niya kupigiwa mfano. Tabia ambayo katika jamii inahitajika na inapewa heshima. Hivyo, mimi katika maisha yangu pia kila marafiki nahakikisho kwamba wana tabia tofauti tofauti na ambazo ni njema. Kama vile heshima. Kama vile kuhakikisha wana bidii. Kama vile heshima kuhakikisha kwamba kuna nidhamu kwa kila mtu wanaweka.